Mchezaji wa mpira wa kikapu, ambaye mimi nampenda, kwa saa hivi alisha, asha asha acha kucheza mpira, anafanya mambo mengine kwa sababu umri wake umeshaenda, ni Michael Jordan Sijawahi kumwona akiwa anacheza, mchezo wake ukiwa, ukiwa mbashara, lakini, nimeona baadhi ya vipande vyake vya video ambavo vinaonyesha wakati anacheza alikuwa ni mtu wa aina gani Kwa kweli nilitokea kumpenda kwa sababu ni mchezaji mzuri Lakini kwa mchezaji ambaye anacheza mpaka sasa Namwona mchezaji mzuri Labda Lebron James japo sijamwangalia sana Lakini naomba nimueleze mchezaji wangu ambaye mimi nampenda Mchezaji wangu bora wa muda wote ambaye ni Michael Jordan Michael Jordan ni mchezaji wa kikapu mzuri sana kutokana na uwezo na uwezo wake binafsi wa kucheza kikapu vizuri kuliko wachezaji wengine ambao nimewahi kuwaona Nampenda sana kwa sababu ana alikuwa na nidhamu kubwa sana ya kucheza mpira wa kikapu alikuwa anaweza kudundishi ule mpira vizuri sana na kuwapigia watu chenga Kuwatoka maadui zake na kuenda kufunga alikuwa ni mchezaji mzuri sana kwa kweli hata wapinzani wake walikuwa wanajuta kucheza naye na pia kitu kikubwa ambacho nilikuwa nakipenda uwezo wake wa kuruka juu Alikuwa anaweza kushika mpira kwa mkono moja, akaruka juu na akarusha mpira pale kwenye ile pete kwenye kikapu na mpira ukaingia bila wasiwasi yani na akarudi kushangilia na katika mchezo wa ajabu ambao nimewahi kuona iyo siku Michael Jordan alikuwa akaumia yuko nje Kwa watu wengine walikuwa wanacheza tu mpira pale ndani na wanacheza wenyewe wanasema kujiandaa na na mechi au kupasha Kwa katika kucheza cheza Kuna mchezaji mwenziye pale akaona amtanie tanie alafu akachukua mpira akamrushia jamaa aka udaka ule mpira akaangalia goli mara moja tu alafu akaurusha Ukaenda ukatumbukia pale ile siku ilini ile video fupi ilinishangaza sana kwamba huyu mtu hata akiwa akaumia mguu yuko zake nje anaweza kurusha mpira na bado ukaeza kuingia kwenye kikapu kwa kweli ilinishangaza ilikuwa ni kitu cha ajabu ilikuwa ni kitu cha mara kwanza kwangu kukiona Lakini pia kitu ambacho kingine kilikuwa kinanishangaza uwezo wake kurudisha mpira na kushika kwa mkono mmoja ulikuwa unanishangaza sana ni uwezo wa ajabu na kitu kingine ambacho kina kimenishangaza kuhusiana na huyu mchezaji kwamba mpaka kampuni imeamua kutengeneza kiatu chake kabisa kinaitwa Air Jordan Nampenda sana huyu jamaa kwa sababu ana ujuzi mkubwa sana Ujuzi mkubwa nao uona anao ni uwezo wake wa kupokea mpira kurudisha mpira ya haraka sana Lakini pia kuwa kimbia wapinzani wake na kukimbilia mpaka kwenye goli lao na kuna muda mwingine pia anakuwa hana tamaa ya kufunga yeye kama yeye kuwa anaweza kutoa pasi kwa mtu mwingine, akarusha mpira kwa mtu mwingine, aka upokea ule mpira na akafunga Lakini pia kama ikitokea kuna shida kama mpira wa adhabu Michael Jordan alikuwa mzuri sana kiasi kwamba anaweza akapokea ule mpira akaurusha mara moja tu na ukaingia bila shida yoyote katika kikapu Lakini pia uwezo wake mwingine ambao ulikuwa unanivutia Ujuzi binafsi ambayo alikuwa anaweza kuchukua mpira akiwa katikati ya uwanja wa basket na kurusha pia akaweza kufunga mara nyingi nikiwa naangalia zile video zake akiwa anacheza huwa na amini jamaa amejaliwa uwezo mkubwa sana katika uwanja wa basket na amini kama yeye akiwa anacheza hata ule mpira Unaeza ukahisi yeye ndio kautengeneza ule mpira kwamba ubunifu wa mpira wa kikapu yeye ndio alio uanzisha Kwa kitu kikubwa ambacho nakiona kwa Michael Jordan ni nidhamu yake na pia huwa na najisikia faraja sana navo ona zile video zake Lakini pia mpaka leo bado ananidhamu mzuri ana yani haleti ule mambo kwamba yeye ni bingwa Yeye ni nyota mkubwa wala hawezi kuleta mambo ana nidhamu bado, anaheshimu kila mtu na kuna muda mwingine anaingia uwanjani kucheza tu ile kujifurahisha pia kushirikiana na watu wengine katika kiwanda cha sasa hivi cha mpira wa kikapu ambacho bado kinafanya vizuri napenda timu kama zile Lakers ni vitu ambavo vinanifanya nijisikie amani sana napomwona Michael Jordan ni mchezaji mzuri wa muda wote Hilo halina ubishi na hakuna wa kupinga na bado tunaendelea kumpa heshima yake siku.

Zana kivigitali ambao naipenda mimi ambao naitumia mda mwingi na kila siku naitumia ni kompyuta yangu, kompyuta mpakati au laptop naitumia sana kwa sababu inanisaidia mimi kufanya kazi na inanisaidia kufanya kufanya kazi mbalimbali na kunisaidia kutatua shida zangu mbalimbali ambazo nakuwa nazo mda huo Kitu kikubwa ambacho nakuwa nacho katika katika laptopi yangu Kitu cha kwanza huwa nahakikisha nakuwa na programu kwa ajili ya kutengeneza mifumo mbalimbali ya kompyuta ambayo inaitwa Visual Studio Code Hii hunisaidia mimi kutengeneza mifumo mbalimbali ya kompyuta na kuweza kuwauzia wateja wangu Lakini kitu kingini ambacho pia huwa na penda kuwanacho katika kompyuta angu ma kompyuta yangu kwanza nime nimeweka programu endeshi mbili Programu endeshi ambazo ya kwanza ni window na ya pili ni linux Maanake kwenye linux huwa napenda kufanya kazi zangu za za kutengeneza mifumo mbalimbali kuendeleza mifumo mbalimbali ya kidigitali ambao itamsaidia mtu kutatua changamoto zake mbalimbali katika biashara Lakini pia kutengeneza sehemu za kuhifazia data hali maarufu kwa jina kama data base ya mfano kama Postgres, MariaDB, MySQL pamoja na Zampu Hivo huwa vinanisaidia mimi kufanya mi michakato ya utengenezaji wa programu kwa rahisi Lakini pia huwa nafanya udukuzi wa kimaadili ambao huu unanisaidia mimi kujaribu mifumo yangu mbalimbai ambao nimeitengeneza kutengeneza ubora wa wa kazi Kwa pia laptop hunisaidia kufanya vitu kama hivo Lakini pia upande ya wa pili wa programu endeshi nyingine ambayo nininayo katika kompyuta yangu ambayo ni Windows Hii huwa nafanyia kazi mbali mbali ambazo ni kama kazi za kueza ku kuendesha akili hunde kazi nyingine ambayo nafanyia huku ni kazi kama za graphic design Kwa sababu mimi huwa ni msanifu wa wa nebo mbali mbali za makampuni Kwa huo laptop hii huwa inanisaidia mimi kutengeneza hizo hizo nembu mbalimbali za makampuni na wateja wangu huweza kunilipa Pia naweza kujipatia kipato Kwa hivo laptop ni sehemu ya maisha yangu kwa sababu naitegemea kila ziku kufanyia kazi yaani napoamka asubuhi tu nikishaoga nimetoka mazoezi kitu cha kwanza huwa nafika nawasha laptop yangu Naanza kuangalia nahitaji nini kufanya siku hiyo Maana baada ya kuchukua karatasi, baada ya kuchukua notebook yangu Baada kuchukua kitabu changu ambacho daftari ambalo nimeandika vitu vyangu vya msingi ambavyo nahitaji kuvifanya siku hiyo huwa kuvisoma ntakuja kuangaa ntakuja kuwasha laptop na kuanza kushughulika na hivo vitu kimoja baada ya kingine Kwa usiku Zinavyozidi kwenda laptop inazidi Kwa na muunganiko mzuri na mimi Lakini kifaa kiingine ambacho nakitumia mda mwingi pia ni simu yangu Maana huwa navotengeza app application za simu huwa natumia simu aina ya android maana navofanya utengenezaji wa kwa kutumia laptop sasa navofanya utengenezaji wa hizi application huwa nahitaji kuzitesti mara kwa mara navotangineza na kuona zile sehemu mbalimbali ambazo nimezitengeneza zina tabia gani kwa hiyo nikishatengeneza huwa naingiza katika simu na kuangalia nafanyaje huwa napenda sana kutumia kitu kinaitwa react ineartive ambayo ni lugha ya kompyuta ambayo inatumianga kutengeneza application za simu ambazo naeza kutengeneza mara moja na nikatumia katika katika simu mbili simu ya kwanza simu ambayo ina IOS na simu ya pili ambayo ni simu ya Android lakini pia simu inanisaidia kufanya mawasiliano hali kadhalika hata laptop yangu pia inanisaidia kufanya mawasiliano na kufanya vikao mbali mbali ambavo vitakuwa vinaendelea mfano vikao na wateja ambao nawafanyia kazi zao za graphic designing lakini pia vikao na wateja ambao nawafanyia kazi zao za mifumo lakini pia kueza kurekebisha mifumo yangu ambayo nimeifanya mimi mwenyewe ambayo na naiuza kama kama ambayo na na nawauzia wateja wangu wanatumia ile software wana wanatumia ili program kama huduma nyingine huwa inanisaidia sana kuboresha Iyo na inanisaidia kuboresha vitu vingi sana kwa hivo laptop ina asilimia themanini ya maisha yangu kwa sababu ndo kama biashara ndo kama.

Mawasiliano ninaoufanya na wafanyakazi wenzangu Kuna njia nyingi ambazo tunazitumia kufanya mawasiliano na njia mojawapo ambayo huwa ni nyepesi zaidi ni njia ya kuwasiliana kuongea sisi ana kwa ana tukiwa tunaonana ambayo hii huwa ni nyepesi zaidi pale tunapokuwa karibu na tunapokuwa tuna kazi ya pamoja Kwa huwa tunafanya mawasiliano hivyo ili kuweza kuboresha kazi na kufanya kitu ambacho kitakuwa vizuri sana bila kujali itikadi zetu binafsi kwa huwa tunajadili mambo mbali mbali ambayo yanahusiana na hiyo kazi na tunawezaje kufanya hiyo kazi ikafika mbali lakini hii njia ina changamoto zake endapo kama mtakuwa mnafanya kazi kwa umbali yani wewe uko mbali na mwenzio yuko mbali kuonana kwa ana kwa ana itakuwa inashindikana lakini pia tuna njia nyingine ambayo tutaitumia ambayo ni njia ya kufanya vikao kwa njia ya mtandao kwa tunatumia vikao vya njia ya mtandao ilikuweza kuboresha kazi zetu siku baada ya siku hivi vikao huwa tunafanya kwa njia tofauti tofauti ya njia ya kwanza kuna njia ambayo ni ya Google meeting ya ambavo ni vikao vya Google ambavo tunatumia browser na tunafanya mazungumzo kupitia hiyo aplikesheni ya kompyuta ambayo inatusababishia sisi tuweze kuongea vizuri na kuwa na mawasiliano bora lakini pia hii njia inatusaidia sisi tuweze kufanya ushirikiano katika kuona skrini ya kompyuta nini unafanya muda huo Kwa muda ambao unaweza kuwa naongelea kuhusu mradi flani na kuwa naonyesha na wao wanaona inakuwa ni kama tupo karibu tu na ni njia moja nzuri sana kwa sababu haipotezi muda wa nyinyi kufunga safari kutoka nyumbani kuenda mpaka kazini muonane muongee alafu muondoke tena manake unaweza kukuta unapoteza saa moja mpaka masaa mawili kuenda tu kazini kuenda kuongea na hicho kitu alafu ukitoka pale, urudi tena nyumbani upoteze masaa mawili tena mengine kwa ukija kupiga hesabu tayari una masaa manne umepoteza, ambayo sasa mngeweza kufanya google meeting, mngeweza kumaliza kila kitu pale pale bila kupoteza muda wenu, kuenda same nyingine, lakini pia njia nyingine ambayo tunaitumia mara kwa mara, nje na vikao via Google ni Microsoft Teams, pia hiyo inatusaidia sisi kufanya kazi kwa umoja. Manake tunaweza tukaungana na kufanya kazi na kudiskasi vitu na kuongelea vitu mbali mabli katika vikao vyetu vya kikazi kwa pia inaturahisishia njia nyepesi ya mawasiliano kwa sababu pia nayo inafanya kazi kama vikao vya Google zile Google meetings. Inatusaidia pia. Na hiyo inafanya kazi dunia nzima. Yaani mtu anaweza yuko China, mwingine yuko Marekani, mwingine yuko ulaya lakini mwingine yuko Afrika mwingine yuko Afrika ya mashariki mwingine yuko Afrika ya Kusini mwingine yuko Afrika ya Magharibi mwingine yuko Afrika ya Kaskazini lakini mwisho wa siku wote mnakaa moja na mnazungumza mnafanya kazi kama mko sehemu moja Kwa hiyo kitu inaturahisishia sisi kufanya kazi kwa ubora zaidi na mawasiliano yanakuwa mepesi Kwa mawasiliano yanasaidia sana katika kazi na yanasababisha tuweze kuzalisha kazi bora zaidi kufananisha na kutokuwa na na mawasiliiano yaani kwamba kila mtu anapewa kazi yake akafanye kivyake alafu mnakuja tu mnakusanya kazi kwa pamoja mnaweza kuta mmefanya vitu tofauti wakati mnatakiwa mfanye kitu cha aina moja kwa ubora na kwa ushirikiano Kwa sababu mwisho wa siku hamshindani nyie mnafanya mawasiliano ili muweze kutoa kitu bora muweze kusolvu matatizo katika jamii yenu husika nje na hapo bila mawasiliano hakutakuwa na kazi bora yoyote kwa sababu kila mtu atafanya kazi kwa ubinafsi na mwisho wa siku mtakuta mnapoteza tu muda wenu baada ya kufanya kazi bora kufanya kazi ambayo haiko sahihi na pia ushirikiano na mawasiliano yanatengeneza undugu yanatengeneza urafiki, yanatengeneza kusaidiana pale panapokuwa na shida Pia yanatengeneza kujua mwenzio ana tatizo gani kwa hata kwenye kazi unajua umsaidie wapi kulikoni kufanya kazi bila kuwa na mawasiliano inakuwa ni changamoto kubwa sana kuwa mawasiliano ni bora na mawasiliano ni kitu muhimu sana katika ufanyaji wetu wa kazi za kila siku. Nimemaliza.

Mimi binafsi navyoshughulikia muda wa mwisho wa kazi, hua nahakikisha kwanza ile kazi nayopewa na ule muda ambao utakuwa wa mwisho ili kazi kufanya, hua nahakikisha namaliza ile kazi siku moja kabla ya kufika iyo usiku sika ya kazi kufikia mwisho. Hii nafanya kwa sababu gani, nafanya kwa sababu kuniepusha mimi kuwa na mwingiriano wa kazi nyingine au mpaka kufika mwisho wa kazi na kuwa bado sijamariza ile kazi Hii kitu huwa mfano nikipewa kazi leo siku ya jumatatu na kazi natakiwa nikusanya ijumaa Maanake mimi ntakachokifanya ile kazi ntaangalia ndani ya siku moja natakiwa niifanya masaa mangapi Kuonda piga hesabu kwamba kazi niliopewa labda na muda wa masaa nane ya kazi. Alafu, kazi niliopewa mpaka iijuma inatakiwa iishe. Hiyo kazi ntaangalia uzito wake ukoje. Huwa naangalia katika siku inatakiwa nispendi, nitumie masaa mangapi kufanya hiyo kazi. Ili niweze kufikia malengo yangu. Kua sasa, baada ya kupiga hesabu kutoka jumatatu, mpaka ijumaa ambayo ni siku tano, mimi nitafanya hesabu ya siku nne. Maanake hio kazi kama kwa siku inatakiwa niifanya kwa masaa ma mawili au matatu, itabidi niongeze tena nafanya kazi ile kwa masaa manne, mpaka matano. Ili niweze kufikia lengo langu. La kumaliza kazi mapema zaidi. Kabla ya kufika siku ya mwisho wa kazi. Nikishamaliza pia siku ya mwisho wa kazi. Labda tuchukue hio kazi. Nikaimalize jumatano kuelekea aramisi. Maanake, jumatano kuelekea aramisi. Nitatumia huu muda. Kuchunguza ile kazi yangu. Je, nimeifanya kwa ubora. Nimefikia ule ubora naoutaka mimi. Je, kazi hii inafurahisha. Na kama kazi hii nafraisha, jee. Natakia nifanye nini? Kuboresha kazi ijayo kama hii ikija kuwa najiandaria mimi mwenyewe kazi ijayo itakapokuja niweze kuifanya vizuri zaidi ili niweze kufanikiwa na kutoa vitu ambavo viko sahihi na vyenye ubora sana kwa ii kabla ya kufika mwisho kumaliza kazi kabla ya kufika mwisho wa kazi inanisaidia kwa sababu inanitangenezea mimi kuwa na ukaribu na kazi yangu kwanza Lakini pia kujenga uaminifu kwamba huyu mtu akipewa kazi hua anamaliza mapema Kwa hiyo kitu itanipa mimi lenki kubwa Hata nataka kukuja kufanyiwa tathmini kama mfanyakazi bora mfanyakazi mzuri ambaye hua hacheleweshi kazi na ukimpa kazi hua hatoi sababu za kutokufanya kazi sababu yake ya kwanza hua ni lazima amalize kazi Maanake kazi mtu ya mtu nikipewa kazi nahakikisha kazi mpaka inaisha hApo ndo naridhika naendelea kufanya vitu vingine Kwa hii kitu huo inanisaidia mimi binafsi kutoka hatua moja kuenda hatua nyingine na pia inanifanya kila siku niwe mchapa kazi bora na niwe mfanyakazi bora Pia kushughulikia kazi kabla muda wa mwisho huo inaleta fura kwa sababu unakuwa hauna mawazo Haupati mawazo mengi haupati sonona kwamba mimi kesho ndo kazi yangu imefika mwisho mpaka leo sijamaliza nahitaji muda zaidi Kitu ambacho kitakuvunjia uaminifu kwa hawa waToto watakua wanakuona we ni mtu wakupiga-piga tu makelele na unakua hufanyi kazi. Maanake watu watakuchukulia wewe kama mzungumzaji zaidi, kuliko mtendaji zaidi. Na maana dunia sahizi inataka watu ambao wanafanya vitu kwa vitendo. Sio kwa kuongea, yaani kwamba mtu akikuambia hii kazi itaisha jumatano, basi kazi jumatano itakua imekwishi. Kwa uku kushughulikia muda wa mwisho wa kazi, huwa ni vizuri sana kumaliza kazi mapema kabla ya kufikia muda wenye husika. Ili uweze kuokoa vitu vingi. Pia inasaidia kutibu afya yako ya akili Kwa sababu ukishaanza kuchanganyikiwachanganyikiwa Kwa kuchelewesha kazi Itakufanya hata afya yako ya akili haitakua bora utakua unagombana na watu Utagombana na wasimamizi wako Utagombana na wafanyakazi wenzio Kwa sababu wenzio kazi wanamaliza muda sahihi we hujamaliza Kwa unaanza kuwategea wao Inabidi tena waje wafanyae kazi kukusaidia wewe Kitu ambacho inakua sio kitu kizuri Kwa wafanyakazi wenzio hata kwa kwako pia Kwa sababu wafanyakazi wenzio watakuchukia na wewe utawachukia wao kwa mwisho wa siku Hata ushirikiano katika kazi unakuwa haupo Kwa wewe binafsi unajikuta kwamba Unapoteza muda zaidi ya kuliko kufanya kazi kwa ubora ya kwa huku inafana sana kufanya kazi ukiwa serious Kuisimamia kazi yako vizuri na kumaliza kazi kabla ya muda wa mwisho kufika hIcho ndo kitu ya msingi Yaani maliza kazi kabla Eni nishamaliza hivo nakuwa na amani moyoni naenda kuhikabizi kazi yangu ikiwa iko na akili timamu kazi ikiwa imenyoka vizurii kuwa hata msimamizi wangu anakuwa anaelewa kwamba uyu mtu ni mtu bora sana katika kazi.

Kabla ya kulala jioni nikiwa nimeshamaliza shughuli zangu, huwa nafanya vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza huwa napendelea kusoma vitabu kama sa hivi nasoma kitabu kimoja kinaitwa tajiri kutoka Babyloni. Ni kitabu ambacho kinaelezea jinsi gani mtu anaweza kufanya kuhifadhi fedha zako na jinsi gani unaweza kuzifanya fedha zako zikue ni kitabu kizuri sana. Kitu kingine ambacho huwa nafanya jioni kabla ya kulala Huwa naangalia movie ya au tamthilia fulani ambazo huwa nazifuatilia lakini sio kwa kila siku, ni kwa baadhi ya siku Huwa naangalia hizi tamthilia ili kujifunza pia wenzetu wanaishi je, utamaduni wao ukoje, lakini pia huwa napenda sana kuangalia vichekesho ambavyo vinapatikana katika mtandao wa tiktok Yeah ni vichekesho vizuri sana, ni vichekesho vifupi vifupi lakini vizuri ambavyo vinaweza kukufurahisha wewe pamoja na moyo wako ukaweza kutoka kwenye mawazo na usiweze kupata sonono Lakini kitu kingine ambacho huwa napendelea kufanya kabla ya kulala ni kusali. Kukabidhi usiku huo kwa mwenyezi mungu maana usiku una mambo mengi na usiku unakuwa umelala maanake ni umefanya mazoezi ya kifo. Tunaita nusu kufa. Kwa hivyo tunamuomba mungu ili aweze kutulaza salama, na kutuamisha salama asubuhi. Na kitu kingine ambacho huwa napenda kufanya, huwa napenda sana kusikiliza muziki. Maana naposubiri pale kwamba muda wangu wa kulala ufike, nasikiliza muziki, ili niweze kupata burudani, niweze ku mimi mwenyewe kufurahi na aina ya mziki ambavyo ni mzuri na muziki ambao naupendelea sana kusikiliza muda wa usiku ni muziki ule wa taratibu Maana huwa ni muziki una kuvutia wewe kuweza kulala. Lakini muda mwingine pia kabla ya kulala jioni huwa naangalia ni kitu gani natakiwa kufanya siku inayofuata, Kwa kuwa naanda siku yangu vyema sana Huwa natulia, nachukua karatasi na peni nasoma siku iliyopita nilifanya nini, Je, siku iliyopita nilivopanga kuvifanya vimefanyika sawa sawa? Kama vimefanyika sawa sawa basi naeka tiki lakini kama kuna vitu sijavifanya sawasawa huwa navihamisha siku inayofata. Na pia naanda siku inayofuata natakiwa kufanya nini na kwa muda gani. Maanake kila kazi nayotakiwa kuifanya huwa naiwekea muda. Lakini pia kitu kingine ambacho huwa napenda kufanya kabla ya kulala ni nje na kusoma vitabu napenda sana kusoma biblia, maana biblia ina hadithi nyingi ambazo zinaweza kunifundisha mimi na kuchukua uwezo wangu kuupandisha juu zaidi Maana nikijifunza huwa najifunza kwamba natakiwa kuwa mnyenyekevu kwa kila mtu. Sitakiwi kuwa na majivuno. Majivuno yanaweza kuja kukuharibu kwenye maisha na watu washindwe kukusaidia siku ukipata matatizo. Kwa hivyo huwa najitahidi sana kuepuka majivuno yasiyokuwa na maana. Yeah kwa hivyo kitu kingine pia ambacho napenda kufanya kabla ya kulala ni huwa napenda kumpigia simu mamangu, niongee naye mambo mawili matatu nijue yeye kule anaendeleaje na mimi huku nikoje kwa huwa napenda pia kuongea naye siku yake imekuwaje na mimi siku yangu nimwelezee imekuwaje huwa ni uzoefu nzuri sana Napata kutoka kwa mzazi wangu na mimi pia nampa uzoefu wangu wa siku hiyo. Kitu kingine ambacho huwa napenda kukifanya kabla ya kulala ni kuhakikisha pia kwamba vitu ambavyo nimevipanga kuvifanya je, vinafanyika? Kujitathmini mimi kama mimi. Maanake mfano kama tabia yangu ya kuhifadhi fedha, je, nimeweza kuhifadhi kama ambavyo nimepanga? Lakini pia kuangalia masoko ya hisa, ya vipande vya hisa yanakwendaje. Ili niangalie pia katika application programu ya DCE. Huwa naitumia sana kuangalia masoko yangu ya hisa yanakuendaje. Je, nafaa kununua hisa muda huu au nafaa kuuza hisa? Maanake ni biashara ambayo napenda pia kuifanya, ni biashara ambayo inaeza kunibadilishia maisha muda wowote. Lakini muda mwingine pia kabla ya kulala huwa nakaa chini na kuandika business plani mpya ambayo na mpango wa kuifanya siku za karibuni, siku za machoni. Kwa hiyo huwa naandaa hiyo business plani Pia naandaa na mlolongo wa fedha, wa kifedha utakuwaje ili mimi kuweza kukamilisha huo mradi. Kwa kabla kulala huwa nashughulika na vitu kama hivyo.

Kinywaji baridi ambacho mimi napenda kukitumia ni sharubati ya matunda naipenda sana kwa sababu inanijalia afya njema, yaani inanipa afya njema kwa sababu matunda mengi ni matunda asilia. Mfano kama sharubati ya tikiti na tangawizi. Hii ukinywa huwa inakuchangamsha mwili yaani mfano kama mwili wako ulikuwa na upungufu wa maji, utaanza kupata maji alafu pia ulikuwa unajisikia uchovu, mwili unachangamka ule uchovu unaisha Lakini pia ule utamu kwa sababu tikiti ina asili ya utamu. Alafu kwa mbali kunakuwa na kale ka ukakasi flani hivi ambako kanakuwa ni kaukasi ka tangawizi. Huwa ni juisi nzuri sana, ni juisi ambayo inavutia kunywa. Lakini pia kinywaaji baridi ambacho napendelea kingine kunywa ni sharubati ya maembe. Maembe ambayo nakuwa yamechanganyika na mapola. Kwa yale mapola yanachanganywa alafu yanasagwa kwa pamoja kutengeneza hiyo sharubati ambayo inakuwa ni sharubati nzuri sana. Lakini kwa mbali nayo kwa sukari ili kuweza kusikia ladha zaidi, kupata ladha nzuri Lakini pia kinywaji baridi kingine ambacho nakipenda huwa napendelea sana hizi soda ambazo ni kwa ajili ya afya ambazo zinakuwa hazina sukari. Mfano kama kampuni ya pepsi Kuna pepsi moja wanaita pepsi diet ambayo hii watu ambao wana matatizo ya visukari na nini hupendelea kuinywa. Ni pepsi nzuri ambayo ipo kwa ajili ya afya yako kujali afya yako. Lakini pia kinywaji baridi kingine ambacho mimi nakipendelea sana ni ni maji. Kwa sababu maji ni muhimu sana kwa afya yfietu. Maji yanaenda kusababisha kusafisha damu. Maji yanasababisha damu itembee vizuri mwilini. Damu isiweze kuganda maji ni muhimu sana, pia yanapoza kiu, unapokuwa na kiu, maji yanasaidia kupoza kiu ile. Lakini pia kinywaji kingine ambacho nakipenda pia ni sharubati ya miwa ile miwa inachukuliwa inasagwa kwenye mashini yake Speceli kwa ajili ya kutengeneza iyo juisi. Lakini pia ile juisi inakuwa inaingia kwenye ndoo ambayo ina barafu. Kwa huo ile juisi inapozwa na ile barafu. Kwa hiyo ukija kunywa hapo unapata juisi moja ipo active sana. Iko vizuri Yaani ukiunywa unachangmka vizuri Yaani kinywaji baridi ambacho nakipendelea sana. Yaani juisi ya miwa huwa inanifanya mimi nione kama nimefanikiwa maisha hayo wakati bado naendelea kupambana Lakini pia kinywaji baridi kingine ambacho nakipenda ni sharubati ambazo zimetengenezwa na kampuni ya Azam ni sharubati ya matunda wanaita apple. Ni sharubati nzuri sana maana unaikuta imewekwa kwenye fridge, imepata ule ubaridi basi na kipindi kile cha jua kali ukinywa, unakuwa unapata afadhali, mwili wako unapata ahueni maana unakuwa umepoza mwili kutoka kwenye ile baridi kali na vinywaji hivi vinatusaidia sana kiafya sisi binadamu maana zinaenda, vingine vinaenda kusaidia kusafisha damu, vingine vinaenda kutengeneza chakula kiweze kusagwa vizuri tumboni vingine vinaenda kutuongezea damu mfano kama sharubati ya matunda yale yanaitwa Bitroot. Yaani ni matunda mazuri sana ambayo yanasababisha mtu aweze kuongezeka damu. Lakini mengine pia yanavitu vinaitwa nyuzinyuzi zile. Zile nyuzi nyuzi zinasaidia kuenda kufanya usipate constipation tumboni na kitu kingine ambacho napendelea kukinywa usiku ni maziwa yakiwa ya baridi. Yaani maziwa ukiweka kwenye fridge yanakuwa yamepoa vizuri. Huwa napendelea sana kuyanywa yakiwa vile vile ya baridi. Ni huwa yanakuwa matamu na yananivutia sana kuyanywa. Ni matamu sana Lakini kingine ambacho huwa napendelea ni kutengeneza sharubati ya ukwaju Maana ukwaju bwana ni mkali lakini unaladha yake flani hivi special sana yaani ukiunywa, unajisikia uko tofauti sana na unachangamka hata kama ulikuwa unasinzia sinzia usingi.

Mimi binafsi, picha hua napiga maramoja moja sana. Kutokana na, mimi sio mpenzi wa picha, lakini kujipiga picha mimi mwenyewe sio mpenzi, lakini napenda sana kupiga picha vitu vingine. Napenda sana kupiga picha ndege napenda sana kupiga picha wanyama, mimea, amda mwngine anga, lakini pia hua napenda kupiga picha mwezi. Vitu vingine hua napenda sana kuvipiga picha. Pia napiga picha kwajili ya kushare kwenye mitandao yangu ya kijamii mfano kama nikipiga picha wanyama kama ndege huana washare kule kuna watu huwaga wanapenda sana nikizipiga hizo picha na kamera ambao huwaga napenda sana kutumia kupigia picha Sio kamera kubwa ni kamera ndogo tu inaitwa gopro ambayo hua inanilaisishia mchakato mzima wakupiga picha Lakini pia huo napenda sana kutumia sim pia kupigia picha Mana picha hua zinansia kutunza kumbu kumbu Lakini mi binafsi kupige picha mimi mwenyewe kama mimi mwenyewe sipendelei kusobabu huwo inantesa, mimi ni introvert kwa hiyo ni mtu ambaye napenda kukaa mwenyewe mda mwingi Kwa una huu, piga picha huwa na teseka sana, manake ndalazimika kupiga picha kwa staili moja hiyo hiyo hau kwa yani kwa kwa ndakua napiga picha malamoja na picha itakua inaonekana ni hiyo hiyo wakati wote wakati itakionu unabadilisha badilisha jinsi ya kupigia picha lakini pia hizi picha nyingi ambazo nana zipiga huwa zina wavutia watu wengi na watu wengine huenda kuziprinti na kuziweka majumbani kwao kwa sababu huwa ni picha za kuvutia sana lakini picha nyingine nazo zipiga huwa na na naziingiza katika laptop kwa ajili ya kuweza kuziedit na kuzieka ziwe na muonekano mzuri zaidi ya ambao ni mepiga kwao picha hizi huwa zina nipa mda mwingi pia zina ni saidia kupata wafuasi katika mitandao yangu ya kijamii watu ambao wanapenda picha nzuri picha za mnato nzuri kwa hio hua wana wanafuatilia sana peji zangu za mitandao ili waeze kujifunza nao jinsi ya ku ya kupata picha Lakini picha nikisha zipiga huwa na penda sana kueditia program moja inaitwa Adobe Photoshop na nyingine naitwa Adobe Lightroom hizi ni software ambazo mimi binafsi zina nisaidia kuweza kutoa picha nzuri na ku kufanya marekebisho ya picha ya kawa picha ikawa ina ukamilifu mkubwa na uzuri mkubwa ambao inaeza kamvutia mtu kuchukua na kuenda kueka nyumbani kwake na mara nyingine huwa na pi nazipiga picha kwa ajili ya kuenda kuzi kuzichora Yani mfano naeze nikampiga picha mtu Alafu nikaenda kumchola kumtengenezea picha nyingine Kwau baali ya kuzichola zile picha aFunakuja nazipiga tena picha na ziposi Huwa zinaleta mvuto mzuri sana katika mitandao yangu ya kijami Ususa ni mtandao wangu mmoja unaitwa piche piches Pia, hizi piches imenipa marafiki wengi Kwa sababu watu wengi walikuwa navutiwa sana kupigwa picha na mimi na picha ni kwa na piga mfano kama picha zile za guawani, picha za bichi, watu wako mtoni ni picha ambazo zilinipa umaarufu mkubwa sana na zilinipa watu wengi kwa ajili ya kweza kupiga picha Lakini pia kamera mboyo nimesha wahi kutumia siku za nyuma nilishahi kutumia kamera moja inaitwa Canon Mark 3D na Canon Mark 4 ambazo ni kamela za watu ambao ni mashuhuri katika upigaji wa picha Lakini saivi siifanyi tena kama kazi naifanya tu kama kitu na chokipenda Lakini vile navo ufanya kama kitu na chokipenda ndo navozidi kupata hela pia Kwaunafanya kitu na chokipenda wakati napata na hela vitu kama hivyo Mana kupiga picha pia ni fulsa Tukiancha nje ya kupenda na malangapi na piga Kwa picha uwa na piga malanyingi lakini siwa kujipiga mimi Napiga vitu napiga na watu Ilikuwezaku ku kupata utofauti kidogo Wamombo na voenda duniani uko.

Kitu cha kwanza ambacho mimi hufanya baada ya kuamuka tu, kitu cha kwanza huwa ni kiamuka na sali Baada ya kusali huwa natandika kitanda changu na kiweka kikae vizuri kwa sababu napenda sana kuwa na chumba ambacho kiko smart Nda chukua fagio, ndafagia chumbani kwangu, ndachukua dekio, nda deki vizuri, chumba kikae kistaarabu Baada ya hapo natoka, ndaenda nje kidogo ndafanyafanya mazoezi, nda chukua kamba, nda ruka Baada kuruka kamba kidogo kuchangamsha mwili akili ikae sawa Ndarudi ndafanya mazoezi kama ya kuchichumaa na kusimama Baada hapo ndarudi ndani ndaoga Nikishaoga sasa napumzika dakika chache naenda kukaa nje ili nipate jua nipate vitamin D kutoka jua Kwa nikisha pata hiyo vitamin D Narudi zangu ndani sasa na tafuta kiamshakinywa Malanyingi huwa napendelea ni ipate kahawa na maandazi au kahawa na kashata ile ya asubui ili kuchangamisha ubongo zaidi na kuongeza ile nguvu kuenda kufanya kazi Bada kupata kifungua kinywa, narudisha vile vyombo, ndavisafisha, ndaviweka ili vika hivisafi Mi sipendi kukaa na vyombo vichafu na maranyingi huwa napendelea sana kuamuka saa kumi na moja kamili, mbaka saa kumi na mbili muda wa katikati hapo ndo huwa napendelea kuamuka mida hiyo Napendelea kuamuka mida hiyo kwa sababu muda mwingi kuna kuwa bado hapaja kucha na inakuwa ni asubui ilio tulia kwa huwa naamuka naanza kufanya vitu vyangu taratibu kwa sababu ukitoka kuamuka uwezi uka kurupuka uwanze kimbia huku na huku ni na sababu akili bado inakuwa inajizungusha kwa hivo naamuka taratibu mwenyewe muda huo na muda huo nikiamuka hata jua linakuwa bado halijatoka kwa huwa ni laisi mimi kufanya vitu maana nimejiekea taratibu kwamba natakiwa kulala giza likiingia natakiwa kuamuka kabla mwanga haujaja, ndiyo vitu ambavo napendelea kuvifanya kabla sijaondoka nyumbani ya kitu cha kuanza huwa naakikisha kwamba nimeiacha nyumba ikiwa safi Iwa katika mpangilio mzuri ili kuwa na mwonekano nadhifu wa nyumba Kitu kingine pia huwa napenda kuhakikisha Nimevaa nguo safi, nimevaa nguo zilizo nyoshwa na nguo yangu aina shida yoyote ya na kabla kutoka pia huwa na kagua begi langu la mgongoni kama nimesha beba laptop yangu Nimeweka notebook, nimebeba pen mbili na penseli moja pamoja na kichongeo kwa jili ya penseli Pia huwa nahakikisha kwamba nimebeba chaji ya simu Pia nimebeba router yangu kwa ajili ya kuniunganisha na mtandao Baada ya hapo natoka nje Pia naakikisha usalama kwamba nimefunga madirisha naakikisha pia nimefunga milango yote na baada hapo ndatoka danza safari Asubui zangu nyingi huwa napenda kujiisi vizuri na huwa sipendi kabisa kukaribisha nguvu hasi kichwani kwangu ili niweze kukua mzalishaji mzuri katika siku hiyo na pia huwa napenda kuangalia zile plani zangu ili niweze kujiisi kwamba na kitu cha kufanya siku hiyo ya kwamba haitakiwi nipoteze siku yangu iyende kilaisi laisi. Kwa hiyo asubuhi ni kisha cheki vitu vyangu ili nieze kupata energy nieze kupata nguvu nzuri ya kufanya vitu huwa napitia mipangilio yangu ya siku kwamba hiyo siku natakiwa kufanya nini na mudagani Pia asubuhi huwa ina nifanya nijiisi mtu mwenye nguvu Kwa sababu ni mepata nema kuamuka tena na nema ambayo ni mejaliwa na mwenyezi mungu wangu na mungu kanisimamia mbaka kufika wakati huu Kwa hiyo natakiwa nisimuangushe Pia asubuhi huo inanifanya nijiisi kwamba ninafursa nyingine mpya nyingi ambazo naenda kuzifuata na kuzichukua na kusababu tunaakikisha kwamba kila fursa tunapata tunaichukua na inakuwa mikononi mwetu ili tuweze kupata mafanikio katika kazi tunazuzifanya siku baada siku Kwa asubuhi huwa inanikumbusha pia kwamba nijiisi mimi ni mtu ambaye tayari nimeshafanikiwa Kwa hio ukisha tangeneza icho kitu, inakusaidia kuweza kuwa na siku ambayo iko na uzalishaji bora, na siku ambayo yenye nema kubwa, na siku ambayo wewe mnyewe binafsi itakutangenezea matokeo, chanya, baada ya muda fulani.

Mimi binafsi sipendelei mwanga mkali hata kidogo kwa sababu mwanga mkali unaumiza sana macho na pia unasababisha macho yangu yatowe machozi na pia mwanga mkali huwa unaharibu macho Halafu pia mfano ukiwa unaangalia kitu katika mwanga mkali Ukiwa unasoma kitu mfano kama kitabu huwezi kusoma vizuri kwa sababu ule mwanga utakuwa unafanya unakisi kutoka kwenye karatasi ya kitabu ambayo ni nyeupe itakusababisha kichwa kianze kukuuma kwa sababu ule mwanga umekuharibu macho na umesha kuumiza macho Mwanga na upendelea mimi kiukweli na upenda mwanga wa kati ambao unaniwezesha mimi kufanya vitu mbalimbali bila kusikia maumivu yoyote ya macho Pia mwanga wa kati unakusababisha uweze kuona vizuri yaani mfano kama kuna sehemu kuna doa unaweza kuliona vizuri kuliko mwanga mkali kwasababu utakua unakufanya ufinye sana macho na uneza usione kitu kwa usahihi Lakini mwanga wa kati ni mwanga ambao utakusaidia uweze kusoma vizuri, uweze kuandika vizuri Pia ata kifaa changu kama kompyuta kinatumia mwanga wakati Kwa inamana kitaweza kuniumiza macho kama kikiwa kinatumia mwanga mkali Lakini pia kifaa kama simu Kitaweza kutumia mwanga wakati na kutoniumiza macho na nikakitumia vizuri zaidi na nikapata mazao mazuri zaidi ya kitu ambacho nafanya Lakini pia mwanga wa kati unaweza ukautumia katika tochi kumulika usiku mfano umetoka zako unenda kutembea huwezi kuweka mwanga mkali Kwa sababu mfano unatembea ukutana na mtu ukamumlika usoni utamuumiza macho utasababisha ugomvi na watu wengine Lakini pia hata ukiwa unaendesha gari Ukiweka mwanga mkali huwezi ukapishana vizuri na unzio utasababisha ajari Lakini kitupekee ambacho kitakufanya uweza kuendesha gari vizuri ukiwa na mwanga wakati wewe utaweza kuona mwenzio vizuri na mwenzio ataweza kukuona wewe kwaiyo mtapishana vizuri, mta kwa mpusha ajari Lakini pia mwanga mkali nimbaya sana mfano uko zako unakimbia unafanya mazoezi Tuchukue unafanya mazoezi usiku huku unakimbia barabani au unafanya mazoezi ya alfajiri sana jua likiwa bado halijatoka mtu akaja na gari akakumulika waona ule mwanga mkali Unaweza ukakosea, ukaingia kwenye mfeleji, ukaumia eh, kwa iyo kutumia mwanga mkali Sio vizuri na mimi siupendelei kabisa Kwa sababu una uharibifu mkubwa zaidi kuliko kutengeneza mfano atav chumba pia kikiwa kina mwanga mkali ni chumba kinakua hakivutii Hata kulala pia itakua inakupa shida mfano huwezi ukalala na taa inawaka Lakini ukiwa na mwanga wa kati wa kawaida unaeza kulala vizuri tu na ukapata usingizi, kabisa japo hua napenda kuzima taa kabisa lakini sasa mwanga mzuri mwanga mkali unaeza kwa kusaidia bada endapo nataka kuviona vitu vya mbali labda uko nabainokula usiku unataka kuangalia mbali kuna kitu gani hapo mwanga mkali auneza kukusaidia lakini matumizi yake ni machache pia kusabu kwanini uanze kuangalia vitu vya mbali usiku inakua sio jambo zuri Maana usiku ni muda ambao unatakiwa ukapumzike usiku ni muda ambao unatakiwa ukajirafakari maisha yako yanaendaje vitu kama hivyo.

Mimi binafsi nafanya masomo ya teama teknolojia ya habari na mawasiliano alimaarufu kwa jina la kingereza ambalo ni information technology ya nayapenda haya masomo kwa sababu mi napenda sana kutumia kompyuta, napenda sana kutengeneza mifumo ya kompyuta, napenda sana kuunganisha mtandao kwa watu mbalimbali yaani mfano kompyuta za shirika fulani napenda kuenda kuziunganisha ziweze kupata mawasiliano ili wafanyikazi kiwepesi. Kwa hiyo hunisababisha sana nipende kufanya masomo ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Lakini pia, hayo masomo ya teknolojia ya habari na mawasiliano nimeweza kujifunza vitu kama kutengeneza matangazo kwa kupitia graphics designing, pia kuwa msadifu wa Nembo imenisaidia sana lakini pia kuwa mtengenezaji wa picha jongefu za za kielektroniki ambazo zinasaidia watu kwenye kufanya matangazo yao mbali mbali na zinasaidia pia kupata wateja. Lakini pia imenisaidia kuweza kufanya mchakato wa data wa data mbali mbali kwa biashara ambazo ni ndogo za kati na kubwa pia kwa jasiri ya mali kwa haya masomo pia yamenisaidia manake bado nayasoma lakini pia napata kazi kupitia masoma nayoyaasoma na kitu kikubwa nachokipenda kuhusiana na haya masomo ya tehama ni ambavyo yanasaidia kubadilisha vitu na kufanya vitu kiwepesi sana katika dunia ya leo tofauti na kipindi cha nyuma ambavo watu walikuwa nafanya vitu katika analogia. Hii kitu ilikuwa inawasumbua sana sababu walikuwa wanatumia muda mwingi kufanya kitu kimoja na ilikuwa haiwasaidii kufanya vitu kwa wepesi na mpaka kuna time, mpaka kuna muda wanaamua kuachana kufanya hicho kitu kwa sababu tu wamekosa jambo fulani. Na sometime na muda mwingine pia kukosa taarifa sahihi za kitu ambacho walikuwa wanakifanya. Lakini kwa uwepo hiki kitu cha tehama haya masomo yamesaidia sana kubadilisha vitu vingi kwa watu wengi katika jamii zetu changamoto kubwa ambayo nakutana nayo katika masomo yangu ni kuwa na ma lecture ambao, kuwa na walimu ambao Sio waelewa, yaani hawana ubinadamu Yaani ye yuko pale kwa ajili ya wewe ufeli. Yani unapofeli ye ndo anafurahi. Na hata unapoenda kumuuliza maswali anakuwa anakuwa anakupiga chenga Hataki kabisa kujenga ukaribu na wewe ili akufundishe uwe mtu bora zaidi iko kitu ni changamoto sana Lakini pia walimu wana majigambo. Na wanajisikia sana Kwa hiyo inaleta changamoto kubwa sana kwetu sisi kujifunza kwa sababu Kuna mudo unamuhitaji mwalimu akulekeze kitu fulani Lakini huwezi kumpata kwa sababu ukienda atakutukana Atakujoboa vibaya. Na mwisho wa siku utajiona kama wewe sio kitu na utaona kama haufai tena kusoma hicho kitu. Kwa hiyo unaona bora uendelee na mambo mengine Lakini sasa kuweza kuitatua hiyo changamoto tunaamua kujifunza wenyewe Kwa sababu sasa hivi tuna kuna mtandao Kwa hiyo tunangia mtandao unajifunza vitu unajaribu, unajaribu mpaka pale unakuta umeweza na inasaidia kwa sababu unapata uzoefu pia.Pia inasaidia kupata wateja Kwa sababu unaweza ukafanya kitu na ukaeka kwenye status ya WhatsApp mtu akaona akapenda kile unachokifanya na akakupa kazi Kitu kikubwa ambacho na ningependa kukibadisha katika masomo yangu ni kuvunja nafasi kubwa ambayo ipo kati ya mwalimu na mwanafunzi. Yani mwalimu na mwanafunzi wakae pamoja ili waweze kutengeneza vitu bora zaidi kuleta ubunifu zaidi katika kiwanda kikubwa cha teknolojia ya habari na mwasiliano walimu wakishirikiana na mwanafunzi waneza kutengeneza mifumo ambayo Itakuja kutatua changamoto nyingi katika jamii yetu. Na jamii yetu itaweza kupata faida kubwa kupitia uwepo wa haya masomo ya teknolojia ya habari na mwasiliano Pia ningependa watu waache uchoyo Yaani kama mtu anataka kitu kujifunza kutoka kwako. Unatakiwa kumfundisha kwa moyo mmoja. Hutakiwi kuacha kumfundisha Kwa sababu unavyomfundisha ndo wewe unazidi kuwa mzuri zaidi na kuwa bora zaidi katika hiyo kazi unayoifanya na au katika masomo unayo fanya ya teknolojia ya habari na mawasiliano Lakini pia itakujengea wewe uzoefu hata ukija kupata kazi utakuwa unaelewa kwamba, hiki kitu ili niweze kukitatua natakiwa nifanye hivi na hivi na hivi kwa sababu ushamfundisha mtu mara nyingi kwa hivo zile njia zinakuwa zipo kichwani kwako bila shida yoyote.

Ninapopata msongo wa mawazo, kitu cha kwanza kabisa ambacho uwanapenda kukifanya, uwanapenda kufunga safari, kutoka hapa nyumbani na huwanaenda naelekea beach kwenye fuko ya bahari, na mara nyingi huwanapenda kutembea kwa miguu. Manake natoka zangu, navaa viatu ambavyo viko wazi, navaa na kaptula, natoka naanza kutembea, hatuwa moja bada nyingine, mpaka nafika bichi, badaapo napata upepo, napunga upepo wa bahari pale, baada hapo naanza kuona yale mawazo yataanza kupungua. Lakini njia nyingine ambayo naitumia, huwa napenda kuzungumza na rafiki yangu, huwa napenda kumshirikisha kile ambacho kinanitatiza zaidi. Na shida moja mbili tatu ndugu yangu. Hii shida tunaeza tukaitatuaje. Kwa hule ndugu yangu kama na mawazo anaeza kanizaidia tukaunganisha hayo mawazo tukaweza kutoka hatua moja tukaenda hatua nyingine kimafanikio zaidi bila kusababisha maumivu ya moyo au kupata shindikizo la damu. Lakini pia nikiona msongo mawazo hua napenda kufanya mazoezi ya kukimbia Hua nachukua simu yangu naiweka kwenye begi kwa ajiri ya kukimbiria na ifunga mkononi natoka naanza kukimbia taratibu huku nasikiriza mziki kwa hivo naenza ni kakimbia ata umbali wa kilomita kumi ee, baada hapo nikikimbia naona mapigo yangu ya moyo yanakuwa yamekaa sawa pia yale mawazo yanaanza kuregea kwa hio nijikuta ni kwenye hali nzuri lakini muda mwingine huwa napenda sana nikiwa msongo mawazo kuangalia movie za vichekesho Mfano kama movie moja inachekesha sana inaitwa Everybody Hate Chris Lakini pia hua napenda kuangalia komedi mbali mbali za wasanii ambao wanazungumza kiswahili mfano kama wakina dula Hua wanafurahisha sana kuna muda hua wanakufanya usahau kabisa kama upo kwenye dimbwi ila mawazo Kitu kingine ambacho huwa napenda kukifanya nikiwa na mawazo hua napenda kufanya kazi za mikono za nyumbani. Mfano naeza nikatoka nje nikaaza kuungorea majani kwenye bustani kutengeneza bustani ikae vizuri muda mwingine pia huwa nachukua mahindi naanza kuenda kuwarushia kuku basi wanavyo kimbia kimbia vile mimi huwa wananipa furaha, huwa nasahau kabisa kama ninapitia katika msongo wa mawazo mzito wakati huu Lakini kitu kingine ambacho huwa nafanya ili mimi kujiepusha na mawazo pia huwa napenda kuenda kupiga story na watu natoka hapo ili kutoa msongo wa mawazo, natoka hapo naenda kukutana na rafiki zangu tunapiga story, story ambazo hazihusiani kabisa na nini ambacho kinanisumbua, kwa hivo tunapiga story, mfano story nyingi ambazo huwa tunapiga ni story za vituko Tunapiga story za kuchekesha, tunapiga story za mpira, mahali hapo nikitoka nakuwa na akili imenyooka yaani nakuwa niko katika sehemu nzuri zaidi. Lakini kitu kingine ninachopenda kukifanya nikiwa na msongo wa mawazo huwa napenda kwenda kucheza pool table, napenda kwenda kucheza pool table hii hunifanya mimi nichangamshe akili na kutoa mawazo kabisa kwenye kile kitu ambacho kilikuwa kinanisumbua kwa muda ule kwa hivyo nikifanya pool table huwa nahamisha kabisa mawazo, lakini kitu kingine ambacho huwa napenda kufanya huwa napenda kwenda kuucheza mpira wa migu. Yeah maanake naenda kujichanganya na watu sasa, naenda kucheza mpira wa miguu hapo nikitoka nikikimbia kimbia tukipigana zile pasi tukichekana, bwana tumekufunga, labda nimepewa penati, nimepiga nimekosa, watu wananicheka na mimi nawacheka wakikosa, basi huwa nasahau kabisa kama nipo katika msongo ule wa mawazo. Lakini pia, nikipata msongo wa mawazo, huwa napenda sana kuchukua baiskeri, naendesha baiskeri kutoka hapa nyumbani naenda kuzunguka tu uko mtaani, yaani nakuwa sina sehemu maalum ninayoenda. Yeah, nazuguka nayo tu ile baiskeli huku na huku, natembea nayo, natembea nayo, mwisho wa siku unakuta yale mawazo yanakuwa yameisha. Msongo.

Chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda binafsi, viko vyakula vingi ambavyo navipenda vya jadi Lakini chakula cha kwanza kabisa cha jadi mbacho nakipenda ni ugali dagaa, Upike ugali wa ngano nyeusi na dagaa huwa naupedelea sana Kwasababu huwa ni mtamu, yani ukila ule ni mtamu alafu pia ni mzuri kwa afya Kwasababu ni chakula cha kijadi, cha kiasili kabisa kabila letu Lakini, chakula kingine cha kijadi ambacho nakipenda ni mkate wa ngano nyeusi ule ambao unapikwa kwa ku unachukua majani ya mgomba, unakanda mkate unaeka katikati ya majani ya mgomba alafu unachimba shimo unafukia fujo yake unakoka moto Unakauka vizuri baada ya hapo unapata kitu kimoja kizuri sana ule mkate ni mgumu pia unakaa sana tumboni Kwa kama ulikuwa na shughuli za kulima, ukila ule mkate unalima mda mrefu sana bila kusikia njaa ndio lakini chakula kingine cha jadi nachokipenda ni magimbi Magimbi yale unayachukua unayamenyo unayachemsha tu Basi yani unayachemsha baada yakuyachemsha unayakula yale kama yalivo, unachukua na maziwa maziwa ya ng'ombe wa kienyeji umetoka kuyakamua mda huu unayachukua unayakunywa yale Unakula na magimbi unashiba vizuri sana na hata akili yako inachangamka unakuwa na afya bora na chakula kingine cha jadi nachokipenda ni kisamvu Kisamvu kile kipikwe pale, kiwekwe nazi, kiwekwe na karanga huwa ni kizuri sana Ata kiafya pia na kama mwanaume pia unachangamotochangamoto mbalimbari itakusaidia sana, Lakini pia chakula kingine cha kijadi nachokipenda ni mboga majani moja inaitwa matembele hii ni nzuri sana kwa ajili ya kuongeza damu imekaa vizuri sana, Lakini pia chakula kingine cha kijadi nachokipenda ni kande Kande ni mchanganyiko wa mahindi na maharage Unavipika pamoja Lakini kande nazozipenda zaidi ni zile kande za makoti Kande za mahindi ambayo mabichi ambayo hayajakobolewa Kwa hiyo unazipika zile kande Baada ya hapo unazikatiakatia kitunguu kibichi Unakologea unakula ni chakula kimoja kizuri sana na kizuri kwa afya pia bila kusahu kuweka pilipili Chakula kingine cha jadi ambacho nakipendelea ni viazi utamu tunaviita viazi mbatata hivi viazi mbatata huwa ni viazi flani vizuri sana kwa kunywia chai asubuhi kwa unaamka subuhi unatengeneza zako chai chai nzuri kabisa nzito unaezakatengeneza hata chai ya maziwa yani yale maziwa ya ng'ombe unayaweka majani inakuwa ni chai moja nzuri sana kwa hiyo ushatengeneza ile chai unachukua vile viazi unavimenya yale maganda yake ya inje unaanza kula taratibu na kwanini unakula taratibu unakula taratibu kwasababu ukila haraka vitakukaba na utakunywa chai itakutesa sana lakini ukiwa unakula taratiba haiwezi kukukaba kwasababu utaeza kukisaga vizuri kupitia meno yako na kitangia tumboni pia kitasagwa vizuri utaeza kutengeneza afya yako vyema kabisa.

Ndiyo, mimi huwa natoa sadaka na michango mbalimbari, mfano kama sadaka kanisani, huwa nakikisha nimetoa na na bahasha yangu kabisa namba mia saba ya hamsini na moja ni namba ambayo ya bahasha yangu mimi kwa ajili kutoa sadaka kanisani Lakini pia mimi hutoa michango mbalimbali katika jamii mfano kama michango ya ulinzi, michango kama ya harusi, michango ya msiba, mtu akipata matatizo, huwa nachangia na pia michango mbalimbali kwenye vikundi mfano tuna kikundi chetu cha kufa na kuzikana Huwa natoa michango yangu pale Lakini pia na vikundi vingine mfano kama vikundi vyetu vya shule Huwa nachangia pale Lakini pia hela za rambirambi mwanafunzi akiwa amefiwa Huwa nachangia Huwa siiachi kufanya kazi kama hizo.

Mimi binafsi huwa na shambulia mabadiliko kazini kwa kuangalia kitu cha kwanza kabla sijafanya mashambulio yoyote kuhusiana na mabadiliko ya kazini Huwa naangalia hayo mabadiliko yana mchango chanya katika kazi na kama ya mchango chanya basi mimi siwezi kuyashambulia, nitaungana nayo na nitakubaliana nayo ili tuweze ku kufanya kazi kwa bidii na kutengeneza kitu bora zaidi Lakini yakiwa na mchango hasi Mimi huyashambulia na kuambia watu ukweli kwamba mabadiliko haya yatatuletea shida hii na hii na kazi zetu zito fanyika Tutaweza kutatua matatizo ya watu kwa wakati kutokana na haya mabadiliko Kwa iyo sasa tunaangalia mabadiliko Tuyafanyaje ili tuseweze kuendanayo tufanye mabadiliko mengine ili tuweze kufanya kazi bora zaidi.

Kitu kikubwa kinachonipa motisha kazi ni ni kitu chakuanza kabisa ni kuona kazi imkamirika. Ya kazi ikikamirika na ikaleta feedback nzuri huwa inanipa ikaleta matokeo chanya huwa inanipa motisha sana na kufanya niongeze bidi zaidi na kuangaria njiagani ambao naweza nikatumia kuweza kufanya kazi kwa ubora zaidi. Kitu kingine ambacho kina nipamotisha kazini pia ni Akupewa zile malipo ya ziada maana kuna kazi nyingine unakua umeifanya vizuri kweo Unapewa malipo ya ziada Lakini nyingine pia kutambulika kama mfanya kazi bora Iyo pia uwe inanipamotisha na uwe na pambana zaidi niwe mfanya kazi bora wa mwezi Yani kitu kizuri sana kukweli Mana kina kujenga kina kujenga kazini na unakua namotisha kubwa zaidi siku baada ya siku na kitu kingina ambacho kina nipamotisha ni ushirikiano mzuri na nwenzangu Eni endapo napofanya kazi alafu wenzangu wanamushirikiano mzuri na mimi ya hiyo kituwa nipamotisha kubwa sana na huwa najiona kabisa kwa mba kuna mahali naelekea na amini kwa mba Hawatu nilonao ni familia yangu Kwa huyu tunatakio tupambane pamoja tuweze kufanikio pamoje Lakini pia kitu kingina mbacho kina nipamotisha ni uwepo msimamizi mzuri ya msimamizi ambaye hana thalau, msimamizi ambaye hana makuu, msimamizi ambaye natambua kwa mba huyu ni binadamu pia unaweza kufanya makosa, lakini pia msimamizi ambaye natambua kwa mba Koso rilo fanya, rinanza Kurekebishika na anakuonya na anaweza kukwambia ukweli maali ambapo Nakua umekosea, hivyo ni vitu ambavyo Vinanipa sana mutisha, lakini pia Kwa wafanya kazi wenzangu, kuweza kuniambia ukweli Maali napo kosea, na kuniambia ukweli Maali ambapo nimefanya vizuri, hivyo ni vitu ambavo huwa vinanipa motisha na vina nifanya niendere kwa mzuri na kufanya kazi kwa bidi na kwa ubora zaidi siku baada siku.

Kumbukumbu nzuri ambayo ninayo toka ututoni niii ni njisi gani ambavyo nilikuwa naishi vizuri naaa marehemu babu yangu. Ndiyo ni kumbukumbu nzuri kwa sababu kanifundisha vitu vingi sana. Nakumbuka kuna siku alikuwa ananifudishaa ku kutumia mkuki. Eeh anataka nicheze sehemu nzuri sehemu ambayo ina usalama. Ni kumbukumbu nzuri sana kwasababu kuna muda anakaa anaanza kuwasimulia zile hadithi za sungura na fisi. Ni hadithi fulani nzuri sana kwa watoto. Kwaoo wakat kama mtoto unakuwa unasikiliza ile hadithi halafu unaanza kuiifikiria sasa yule sungura akiwa anaogea anakuwaje na fisi akiwa anaogea anakuwaje halafu sasa unakuja kumuuliza babu Mbona sasa aa fisi huwa anamaa anamkimbiza sungura anataka kumula Sasa mbona wewe umetusimulia umesema ni marafiki, ndio babu anakuja kukuambia hawa ni marafiki wakikutana tu. Lakini wasipo kutana aaa uuu Hawa ni marafiki mwanzo Lakini mwisho wa story lazima wewe maadui ile. Kwasababu sungura naa ana na huwa anamletea tamaa mwenzie.

Mtandao ni kuna sehemu kama nne hivi huwa ambazo natumia kuangalia video sehemu ya kwanza mbayo ni pendwa na naipenda sana ni YouTube Hii ni sehemu ambayo naipendelea sana kuangalia video kwasababu napata video za kujifunza vitu vipya Pia napata video za kufurahisha, napata video za burudani, pia napata video za mziki sehemu nyingine ninayopenda kuangalia video ni TikTok ambayo ni itakuwa sehemu ya pili Hii sehemu napenda kuangalia kwasababu kuna vitu vingi na kuna vitu vingi vya kujifunza pia kupitia TikTok Halafu sehemu ya tatu ninayopenda kuangalia videos ni videos za Instagram huwa wana video nzuri sana, zinafurahisha, zina fundisha Lakini pia zina kupa changamoto na wewe ujifunze kwamba kuna maisha mengine nje na maisha ambayo wewe unaishi na semi ya tatu ni Facebook Facebook pia huwa napenda kwangalia video zao Kwasababu watu wengi wana penda sana kuposti zile comedy kule Facebook na zile comedy zinafurahisha sana kiukweli Kwahiyo ni sehemu pekee ambayo, hizo ndio sehemu pekee nne ambazo mimi napenda kwangalia video mtandaoni.

Manthari ambayo inaonekana dilishani kwangu, kuna mandhali nzuri ya bustani ambayo ni bustani ya nyasi, nyasi fupi pamoja na maua pamoja na miti ya kivuri pembeni. Maeneo haya yako hivyo yametenezwa hivyo kwavsaby ya kueza kunivutia na kuona jinsi gani nje parivokuwa pazuri pia niweze kuvutiwa kuenda nje kuangalia mazingila yakoje na kukaa kujipumzisha chini ya kivuri na nje kuna miti mingi nikichungulia ya manthali ya kutoka dilishani kuna miti mingi tu na mojawapi kati ya miti ambayo ipo kwa ajili ya kivuri ni ni hizi palm tree yeah zina kivuri kimoja kizuri sana Lakini pia kuna mgomba ambao ni mgomba ua ni mzuri unavutia sana. Ndio ndio Alafu aina ya majani ambayo ipo ni majani aina ya Canadian ni majani frani mazuri sana ni yana rangi ya green kwa sabu yanamwagiliwa vizuri ile rangi yake ya kijani imeiva vizuri sana Kuna wakati nikiwa nafanya kazi nikiwa nyumbani Ususan nikiwa nafanya kazi za mbali Yaani nafanya kazi naudumia watu ambao wako mbali Nikishafanya kazi kama baada ya saa moja au masaa mawili ili niweze kuchangamsha mwili kidogo huwa nasimama natembea nafika mbaka dilishani Naangaria nje na navutiwa sana mda mwingi huwaga panakuwa pazuri asubui kama saa nne hivi huwa panakuwa na mwonekano mzuri sana ni tofauti na mchana kwa sabu kunakuwa na jua kari kwaio asubuhi kama saa nne na mida ya saa kumi mbaka saa kumi na moja huwa panakuwa na mwonekano mzuri sana kinachobadilika nje kutokana na msim mala nyingi miti mingine huwa inakauka na baazi ya maua pia hutoa maua yake maua huwa yanakauka kutokana na sio kipindi cha masika ya ni kipindi cha kiangazi kipindi hiki majani mengi huwa yanakauka Pia na huwa nahitaji nguvu kubwa zaidi kiweza kumwagiria ili kutunza Lakini kuna miti mingine tu ishafika wakati huo na maua ikfika wakati huo huwa yanapoteza ule mwonekano wake mzuri kwa sabu ya kipindi cha kiangazi na kukosa maji isia nayo huipata nikiwa natazama nikiwa anje nikiwa natazama nje ni hisia kwamba mazingila ni mazuri kwa sabu ni mazingila asilia Kwa huwa yananivutia kutoka kwenda kutembea bila viatu kwenye nyasi ili niweze kujiunganisha mimi na asiri yangu Kwaio huwa napenda sana kuenda kutembea nikiwa peku peku sehemu yenye majani pia na sehemu ambayo ina mchanga kidogo ambao ni kama pambo flani Pia kukaa chini ya palm tree Inanipa hisia nzuri Lakini pia nikiangalia nje inanipa hisia ya kujituma kufanya kazi kwamba kuiudumia bustani vizuri ili iendelee kukaa vizuri na iweze kuleta mvuto zaidi siku baada ya siku.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kufanya kazi na akali mnemba. Manake saizi mambo mengi yamebadilika kuna baadhi ya vitu ambavyo tuliko tunafanya kipindi cha nyuma wakati akili mnemba haijaja. Tulikuwa tunaangaika sana kufanya vitu. Kuhi ya akili mnemba ua akilihunde imekuja kuturaisisha kufanya kazi kwahuo ni uzoefu mpya kwangu ambao umenifunza zaidi kuweza kufanya kazi kwa wepesi kwa mfano. Katika utegnezaji wa program za kompyuta au mifumo ya kompyuta Kuna akili mnemba ambayo inatusaidia sisi kueza kutatua matatizo mbali mbali na changamoto ambao zinapatika na katika kodi za kompyuta ambazo tunaziandika Manake language izilugha za kompyuta Huwa zinakuja na challenges mbali mbali Huwa zinakuja na matatizo mbali mbali muda wa kuandika Kwa kuwa na muda unaeza kuwa umekosea, umeache alama fulani, lakini unavyoangaika kuenda kumaliza lile tatizo, ukitumia akilimnemba inakupa majibu haraka sana, tofauti na ukifanya mwenyewe, utatumia muda mrefu sana mbaka uweze kufanikisha hicho kitu.

Mazoezi ambao mimi nafanya kila siku na mazoezi ambao napenda ni mazoezi ya kukimbia. Ya napenda sana mazoezi ya kukimbia na huwa na kimbia kutoka kilomita moja mpaka kilomita kumi, hadi kumi na tano. Haya ni mazoezi ambao nayapenda sana kwa sababu yananijengea afya na yanijengea uwezo kupumua vizuri na mapigo yangu ya moyo kuenda sawa kuniepusha na matatizo ya tabia bwete. Ambao ni kama shinikizo la juu na shinikizo la chini. Kwa huo navofanya mazoezi huwa najiepusha sana na matatizo kama hayo na matatizo kama ya kisukari na zoezi hili kukimbia pia huwa nina ambatanisha na mazoezi mengine mfano kabla sijaanza kukimbia huwa naanza mazoezi ya kunyoosha viungo Huwa naanza mazoezi ya kutengeneza sehemu ya juu ya mwili kama mazoezi ya kujinyanyua mimi mwenyewe na mazoezi haya hunifanya sasa nikae tayari kwa ajili ya kuanza mazoezi ya kukimbia izo kilomita kumi na tano au kilomita kumi Mimi kwa wiki huwa nafanya mazoezi mara tatu Huwa nafanya mazoezi siku ya jumatatu, huwa nafanya mazoezi siku ya jumanne siku ya jumatano na pia huwa nafanya mazoezi siku ya jumamosi Lakini kuna kipindi ambacho nikiwa na kazi nimefanya mfululizo wa kazi nyingi za kutulia tu bila kuwa na mjiongeo wote huwa nafanya kitu kimoja cha msingi huwa na hakikisha kwamba nakimbia katika siku tano nzima za wiki Yani huwa naacha siku ya jumapili tu kwa huwa nahakikisha Lakini nakuwa sikimbii kilomita nyingi nakuwa kimbia kilomita chache kama kilomita tano tu ilikuweza kupata afya bora zaidi Wakati naopenda kufanya mazoezi ni wakati wa jioni sana au asubuhi sana Lakini asubuhi sana ndio huwa mara nyingi Kwa sababu hewa inakuwa imetulia na kuna kuwa hakuna changamoto yoyote barabarani tofauti na jioni watu wanaokuwa wanarudi nyumbani ni wengi kwa kuna mchafuko wa hali ya hewa kutokana na moshi wa magari, vumbi lakini ya asubuhi kuna kuwa kumetulia kwa sababu kuna kuwa hakuna changamoto yoyote ya magari, watu wengi wanakua hawajanza safari zao za siku huwa napata hisia nzuri kwa sababu mazoezi huwa yananiongezea kujiamini maanake naweza pia kupumzisha akili muda huo na sio kupumzisha peke na kuichangamsha pia Kwa sababu mazoezi pia navyoyafanya huwa yananifanya nijihisi Naweza kufanikiwa katika kila jambo naloenda kulifanya iwe kwa wakati wowote au kwa muda wowote kuwa mazoezi yana nafasi kubwa sana na pia mazoezi huwa yananipa hisia ya ushindi Hasa pale napokuwa nakaribia kumaliza maana huwa namaliza lakini mwili umechoka Ila nakuwa na nafsi yangu inakuwa ina nguvu yanakuwa napata ile hamasa ya kwamba kumbe naweza kufanya hivi Kwa hio huwa inanipa njia nyingi sana za kujiona mimi ni mshindi.

Kitu ambacho mimi huwa nafanya kukamilisha kazi kwa wakati, kwanza huwa na nataka kuielewa ile kazi zaidi, alafu naweka vitendo mbele, nafanya kazi kwa vitendo zaidi ili niweze kukamilisha, maana nikiwa naongelea kazi au natamani kuifanya kazi, maanake sitaifanya, ndakua nahisi naifanya, lakini mimi ndakua sijagusa kuifanya. Kwa kitu cha kwanza nachokifanya nahakikisha naitengea masaa mfano hiyo kazi ni ya wiki nzima Tuchukulie ni kazi ya kutoka jumatatu mbaka ijumaa kwa siku naangalia mimi natakiwa niweke masaa mangapi ili niweze kuifanya hiyo kazi kwa ufanisi Kwa kama naweka masaa manne manake nahakikisha kwamba hiyo kazi Mbaka kufika siku ya alhamis ndani ya hayoo masaa manne mbaka ufika alhamis nakuwa nimeikamilisha ili ile Alhamis, iwe ni siku naamka naenda kuikagua kama kazi imekamilika vizuri, ili ikifika ijumaa niweze kuhikabithi kazi ikiwa imekamilika na kazi ikiwa thabiti kabisa faida unazozipata kukamilisha kazi kwa wakati kwanza najenga uaminifu. Najenga uaminifu mimi binafsi, najenga uaminifu kwa watu ambo nafanya nao kazi, najenga uaminifu kwa wateja, najenga uaminifu kwa wasimamizi. Lakini pia kufanya kazi kwa wakati pia kunanifanya niweze kupokea malipo yangu kwa wakati na kupokea malipo mazuri na pia kufanya kazi kwa wakati kunanipa nafasi ya mimi kujirekebisha pale ninapokuwa nimekosea Manake ndajirekebisha mapema na nafanya kazi ikamilike mapema na pia kufanya kazi kwa wakati kunanipa faina nyingine ambayo ni akujijengea kujiamini kila napopata kazi na kujenga uzoefu mkubwa zaidi kutokana na hiyo kazi inamaana hiyo kazi kama nilipewa mara ya kwanza nikaifanya kwa siku nne inamaana ndakavopewa mara ya pili ndakuwa na experience kubwa Naeza ni kaifanya kwa siku tatu Kwa kadiri na kuziri kufanya ndo mda wa kuifanya hiyo kazi utazidi kupungua na ndazidi kugundua mbinu mpya za kuweza kufianya hiyo kazi kwa usahihi zaidi.

Tatizo lolote likitokea kazini, kitu cha kwanza huwa nakua mpole. Huwa nakua mpole ili nijifunze kutokana na hilo tatizo ambalo limetokea kazini. Kwa njia ya kwanza huwa najifunza ni kosa wapi lilipoanzia. Maanake ukiweza tukiweza kutibu chanzo cha lile kosa, ndio tutaweza kulitatua tatizo lenyewe na lisije kutokea tena baadaye. Na tatizo hilo, mara nyingi huwa napenda kuweka kikao na wenzangu, tukae tujadili kuhusiana na tatizo ambalo limetokea na jinsi gani tunaweza kulimaliza tatizo hilo. Lakini pia, kama tatizo ni kubwa zaidi, huwa naenda kwa wakubwa zangu ambao ni wasimamizi wangu, naenda kuongea nao jamani, tumepata tatizo moja mbili tatu, hili tatizo tunaweza tukalitatua kivipi. Kwa wawo, tunawasikiliza pia wana mawazo gani kuhusiana na kutatua hilo tatizo. Na baada la kulitatua hilo tatizo, basi tutaendelea na kazi vizuri kabisa bila shida yoyote.

Ndiyo, mimi napenda sana kutembea kwa miguu. Huwa napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu ni kuna upa mwili mazoezi mazuri sana. Na pia unachangamsha akili, unavyotembea kwa sababu ukitembea kwa miguu na njifunzo unaviona vitu vingi. Na mwili wako unakuwa katika hali njema ni ya kiafya. Vitu kama mapigo yako ya moyo, yataenda sawa, na pia utaweza kujikinga na magonjwa ambayo. Sio ya kuambukiza magonjwa ya tabia bwete. Magonjwa kama kisukari magonjwa kama presha magonjwa kama shinikizo la juu la damu na shinikizo la chini la damu. Utaepuka matatizo kama hayo.Kwa kutembea kwa miguu Yani angalau basi hata kilomita kumi hivi Kwa siku inasaidia sana kutengeneza afya yako kuliko kukaa tu na kubweteka na kusahu kama we ni binadamu mwili wako unahitaji mazoezi ili uweze kupampu vizuri ili uweze kusukuma vizuri damu katika mwili wako na sehemu mbali mbali za mwili wako. Ndiyo na pia kutembea kwa miguu kuna kwepesha matatizo mengi mfano kuumwa magonjwa kama ya unene. Unakuta mtu ni mnene sana yani. Ana mafuta mwingi mengi mwili ni kiasi kwamba. Ana pata hata shida ya kutembea kidogo. Lakini mazoezi ya kutembea husababisha matatizo kama hayo kutopatikana kwangu. Na pia kutembea kwa miguu unajifunza vitu vingi kwa sababu unatembea unaona vitu vingi kwa ukaribu zaidi kuliko ni ukiwa unatembea ukiwo kwenye gari Unaona kwa ukaribu unajifunza vitu vingi mfano kama kuna sehemu labda kuna miti imeota utaweza kuiiona vizuri kwa ukaribu kama kuna majengo mapya, utayaona Pia unaweza ukashawishika kupita kwenye sehemu ambazo wanauza vitu Ukaangalia, ukauliza bei Kulikoni ukiwa kwenye gari utaona uvivu kushuka au uanze kutafuta sehemu ya kueka gari lako. Utapata shida, lakini ukiwa unatembea kwa miguu, Utaona hizo sehemu na utashuka Utaangala, utauliza bei Lakini pia kukutana na watu mbalimbali njiani kusalimiana watu wengi wa swahili wakikutana Lazima wasalimiane hata kama hawajuani. Kwa hiyo ukitembea kwa mguu unakutana na watu wengi na mtasalimiana, pia utaongeza ufanisi katika kazi zako, utapunguza msongu wa mawazo na pia utapunguza mambo ambayo yalikuwa sio ya lazima kutokea kwenye maisha yako.

Ndiyo nimewahi kujifunza kupiga gita na nilivutiwa sana na ufundi mpya, ufundi stadi mpya. Stadi hii ya upigaji gita yalinifanya nivutiwe sana kwa sababu ilikuwa inaweza kutuliza kili yangu kwa muda mrefu sehemu moja. Na pia ule mziki wa gita ulivokuwa ukitoka nilikuwa najisikia mtu mwenye furaha sana na amani kubwa katika moyo wangu. Gita imenipa vitu vizuri sana na imenipa marafiki pia. Lakini pia imenifanya niweze kuwafundisha watu wengine kuhusiana na kupiga gita Lakini pia gita imenifundisha kwamba linaweza kutoa aina mbali mbali za ala za muziki Kuna kama zile kodi zake zile iimaina, iimeja ni kodi nzuri sana mfano wimbo ambao ni kwanapenda sana kupiga kwenye gita ni wimbo mmoja wa Oliver Mutukuzi unaitwa Neria na wimbo mwingine unaitua Todi Lakini bila kusahau wimbo wa Afrika ni Queen ambao umeimbwa na Two-Face dibia Msani kutoka Afrika Magharibi kule Nigeria Lakini pia tuna wasanii wengi Tanzania ambao wanapiga gitaa vizuri sana Msani wa kwanza ni Balnaba, Msani wa Pili ni Damien So hawa ni wasani wazuri sana kwenye kupiga gitaa Lakini pia tunabwatu wengine ambao ni mafundi tu wa kupiga gitaa peke yake bila kuwa na kupiga chombo kingine wapo wengi sana Lakini pia gitaa wakati najifunza lilinifundisha pia nidhamu ya kujifunza kitu na uvumilivu kwamba utakosea mara nyingi lakini kuna siku utaanza kupatia na utasahu kama hata ulikua unakosea kipindi cha nyuma.

Mara nyingi weekend hua napendelea kuenda kuangalia mpira, napendelea kuenda kufanya manunuzi ya vitu mbali mbali madukani. Lakini pia weekend hua natafuta muda mzuri wa kuangalia movie, movie za vichekesho zile, lakini nafuatilia pia tamthilia mbali mbali. Kama pale ya za tivi kuna tamthilia inaitwa komborela, na kuna tamthilia naitwa noma, ni tamthilia nzuri sana zinanyeshwa weekendi, kuanzia saa moja, mpaka saa mbili usiku kila moja inatumia nusu saa kuonyeshwa kwa mara nyingi wikendi huwa napenda kuziangalia zile tamthilia lakini pia wikendi ndio muda ambao huwa napenda kukaa na rafiki zangu kupiga story kubadilishana mawazo maana mnavyo badilishana mawazo ndio tunajua kama kuna fursa mbali mbali ambazo zinaendelea ambazo sisi kama vijana tunatakiwa tuzipate fursa kama za kupata kazi mtandaoni yeah huwa tunakutana na vijana wikendi tunajadili Lakini pia weekend huwa napenda kuenda kwenye mabonanza mbali mbali ambao yanapatikana hapa nchini kwetu na pia napendelea kutembelea maonyesho mengi ambayo yanakuwa yanaonyeshwa weekend mfano kama maonyesho ya viwanda ambayo yalikuwa yanafayika pale diamond jubilee Nilienda kuangalia maonyesho ya magari gari ya umeme ya kwanza ambayo imetengenezwa Tanzania Afrika ya mashariki ambayo imetengnezwa na msanii masudi kipanya Nilienda kuiangalia gari ile maana ilikuwa inavutia sana na histori yake kutokana na jamani mchoraji mzuri sana na pia mimi ni mtu ambaye anapenda kumfuatilia muda mrefu sana. Kwa fikra zake za uchoraji hazikuishia tu kwenye kuchora katuni lakini ziliendelea mbali zaidi mpaka kufika kwenye kutengeneza gari. Kwa weekend pia huwa napenda kuangalia documentaries mbali mbali za watu ambao wamefanikiwa na watu ambao wako kwenye njia ya mafanikio. Ili na mimi niweze kujifunza ni nini natakiwa kukiongeza ili niweze kufanikiwa zaidi katika shughuli zangu ninazozifanya kila siku.

Ndiyo, huwa napenda kusafiri kwa kutumia ramani au GPS. Napenda kutumia global positioning system kwa sababu inanisaidia kufika mahali ambapo mimi sipajui. Mfano kama natakiwa kukutana na mtu, sehemu mimi sijui Lakini nikichukua tu simu yangu pale, nikaifuata ramani ya kutoka Google, nikiiambia nataka kuelekea sehemu fulani, inanionyesha njia ambayo rahisi kupita na nitafika kwa upesi zaidi. Na hata kama ipo njia rahisi lakini ina foleni pia huwa inakwepa, inanitafutia njia ambayo haina foleni niweze kufika mapema, niweze kufanikisha kile ambacho ninakitaka. Kwa kweli hii imekua ni msaada mkubwa kwangu, maana inanisaidia mimi kuokoa muda, muda ambao ningeweza kukaa kuulizana na watu njiani ni muda ambao nautumia sasa kuifuata ramani na kufika sehemu husika mapema kabisa bila shida yoyote maana inasaidia watu wengi sio mimi tu peke yangu, maana hata mimi pia, mtu kumwelekeza nyumbani, huwa namwambia ingia pale kwenye ramani ya google na huifuate itakufikisha mpaka nyumbani bila shida yoyote. Na mara nyingi pia hata hizi safari za kutumia mitandao ya kusafirisha watu kama bolt ama uber. Yeah, inatumia ramani na inatusaidia sana kutumia hii ramani tunafika mbali tunapotaka, tunafika kwa wakati.

Ndiyo nimewai kuenda maonyesho ya sanaa, nishai kuenda maonyesho ya sanaa, sehemu nyingi sana, kwa sababu mimi ni msanii wa uchoraji kwa hivo napendelea sanaa kuenda kwenye maonyesho ya sanaa na kwenye majumba ya sanaa mengi ambayo yanapatikana nchini kwetu Jumba la sanaa la kwanza liko makumbusho, ni sehemu ambayo huwa napenda kuenda kuangalia vitu mbalimbali kwa sababu kuna picha nyingi ambazo zimechorwa na wasanii wa zamani ni picha kama za wasanii wakina Joji Riganga, wakina Hamis Tingatinga, wamechora picha za zipo kule wakina Rasi Simba, wamechora picha zao zipo kule. Kwa huo tunaenda kujifunza vitu mbalimbali kupitia sanaa yao ya maonyesho. Lakini pia maonyesho mengine ya sanaa ambao huwa napenda kuenda kuyaangalia ni maunyesho ya sanaa ambayoo huwa ya naunyeshwa pale Alliance Francaise. Huwa wanaonyesha michoro mbalimbali, mfano michoro ya msani wa uchoraji anaitwa Kipala Mzuguno huwa na michoro ya ke mizuri sana naiko unique nani aina yake ya uchoraji yeye kama yeye ambayo haifanani na mtu mwingine yeyote apa duniani Lakini sehemu nyingine pia ambao huwa napenda kuenda kuangalia maonyesho ni chuo kikuu cha Dar es Salaam pale departementi ya sanaa Kwa huku wanafika pale sanaa na ingia na angalia wanafunzi wamechora nini, kipya michoro ya ukutani ile huwa inanivutia sana Kwa sababu ni maonyesho mazuri sana ya sanaa Lakini pia kuna maonyesho mengine ya sanaa ambayo yana milikia na chuo kikuu cha Darel Salaam Yanaitwa sanaa brasti huwa na penda sana kuenda pale pia Mana ni mazuri sana na yanavutia kwa watu mbalimbali kuenda kuangalia kwa huwa nakutana na watu wengi sana Pia katika maonyesho hali ni maunyesho bora sana na maonyesho ambayo yamenyooka Lakini pia maonyesho mengine ambayo huo napenda kuenda ni maonyesho ya gala la picha la rangi ambalo linapatika na pale masaki ni gala moja zuri sana na mara nyingi lina wasanii ambayo ni wabunifu na kuna kua kuna kazi ya msanii moja kuna kazi ya wasanii wengi Kwa hio unaenda pale unajifunza vitu vingi sana kupitia wale wasanii na kazi zao Lakini pia maonyesho mengine ambao huo napenda kuenda ni maonyesho ambao yanapatikana na fasi ati space ambyo iko mikocheni pale Pia huo naenda kutokana na maonyesho mbalibali ya sanaa Sasa pale hawaheshimu ni picha tu Kuna maonyesho mbaka ya sarakasi, maonyesho ya mavazi zote hizi ni sanaa za ubunifu na Pia kuna mbaka maonyesho ya michoro ya kidigitari ambayo ni mizuri sana na inatengeneza historia kubwa zaidi kwa watu na pia kuna sehemu nyingine ambayo huwa napenda kutembelea niseme maonyesho panaitwa muenge vinyago au muenge makonde Nisehemu ambayo pana vinyago vingi sana vimechongwa pale na vinavutia ni kazi za maonyesho nyingi ambazo zinaweza kukusababisha uhamishe fikra zako na kuona mtazamo mpya katika sanaa Lakini sehemu nyingine ninaopenda kuenda ni tasuba ni chuo cha cha sanaa ya maonyesho ambacho kiko pale Bagamoyo ambacho zamani kwa kinaitwa Kaore Kwa ukile sasa ndokina sanaa karibu zote sanaa za maigizo, sanaa za kuimba, sanaa za uchoraji sanaa za kufinyanga, sanaa za uchongaji zote zinapatika na pale, sanaa za ushonaji zote zinapatika na pale na ni sanaa fulani nzuri sana ambazo wewe mtubinafsi ukienda, unajifunza vitu vingi na unapata uzoefu mpya kabisa katika maisha yako ambao utakufanya ujione uko tofauti Yaani ulivyo ingia na utakapotoka utakuwa tofauti kabisa Manake ukutakuwa ni mtu mwngine na mtu mpya na utapata mawazo mapya ya kufanya katika maisha na utatambua kwamba kila kitu kinataka muda na kila kitu kinataka ujitolee kukifanya Utaki kufanya tu kitu juujuu Unatakiwa kufanya kitu kwa kujitolea kukifanya na ufanye kwa moyo Hili uweze kutuwa kitu, bora zaidi na uweze kuvutia watu wengi kadili siku zinapokuenda.

Rafiki yangu wa karibu, anaitwa Zinga, sisi tunapenda kumtania kumwita Zingzong. Mimi na yeye tulikutana chuo kikuu cha Dar es Salaam wakati nachukua diploma ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Pale ndiyo tulikutana kwa mara ya kwanza na urafiki wetu ulishibana sana pale kwa sababu ni mwaminifu na naweza kukwambia ukweli. Ni rafiki ambaye anajua ukiwa na shida anakusaidia na mimi yeye akiwa na shida tunasaidiana. Kwa saa hivi tumeshaondoka mpaka kwenye urafiki tayari Tumeshakuwa ndugu kabisa Maana naweza kuenda kwao, naweza kuja kwetu na bila shida yoyote mambo mengi ambayo tunapenda kufanya pamoja Mara nyingi tunapenda kufanya biashara pamoja Mimi na yeye tunafanya biashara ya kuuza rauta za internet Kwa ajili ya watu kuingia mtandaoni Kwa ni kitu ambacho kinatuweka pamoja muda mwingi Kitu ambacho kimenifanya kuwa rafiki wa kweli kwake Kwa sababu yeye ni mkweli kwangu na anaweza kujitolea katika hali yoyote kwenye kutatua matatizo yangu Hali kadhalika mimi pia kujitolea kwake kutatua matatizo yake Ndiyo kitu ambacho kimetufanya sisi tuwe karibu sana Kitu kikubba ninachokipenda kusema kuhusiana na rafiki yangu Bana rafiki yangu ni mwaminifu pia ni mchapakazi sana na kwenye jambo la kukushauri ambalo ni la ukweli hata ukiwa ukweli kukuumiza Huwa hawezi kuacha kukuambia ukweli japo utaumia, atakuambia, lakini utaangalia na wewe sasa ni wapi, uweze kujirekebisha ili uweze kufika mbali zaidi.

Nikiwa na wasiwasi, mara nyingi huwa napenda kukaa chini, kuvuta pumzi kwa pua na kutoa pumzi kwa mdomo taratibu. Maanake navuta pumzi kwa pamoja, pumzi nyingi alafu nakuwa natoa ile pumzi taratibu. Alafu sasa naananza kufikiria ni nini ambacho kinanipa wasiwasi. Kwa kile kinachonipa wasiwasi, huwa napenda kuangalia, kama ni tatizo, napenda nilitatue mapema sana kabla halijawa tatizo kubwa na kuniletea madhara baadaye. Lakini kikubwa ninachokifanya pia kutoa wasiwasi Huwa napenda kuenda kufanya mazoezi kuenda kuongea na watu na pia kama jambo linaendelea kunitia wasiwasi, huwa napenda kumshirikisha rafiki yangu nione yeye Atanishauri nini kuhusiana na hivyo Lakini pia naweza kuenda kumuona mtaalam wa saikolojia aweze kunishauri nini nifanye ilikuondokana na huo wasiwasi.

Mimi binafsi napenda kutembea mistuni kwa sababu ni mazingira mapya na pia hua napenda kuenda ili kurelax yeah kuna misitu ambao ipo karibu hapa jijini mfano kama pugu kule kuna misitu mmoja ambao katikati kuna mto Kwa huo napenda kuenda kutembelea, kuendesha zile mashua, kupanda juu ya mlima kabisa, mistuni ni misitu inanifanya nijisikia amani sana nikiwa karibu na nayo.

Mwaka mpya huwa nasherehekea kwa staili nyingi sana unapofika. Kitu cha kwanza huwa naakikisha kwamba niko na familia, na tunakaa pamoja, kwa tunakuwa tunacheza, michezo mbalimbali, mfano kama karata, michezo ya bao, michezo ya drafti, alafu pia tunakuwa tunashindana, mfano kuulizana maswali ya hapa na pale, katika sebule yetu pia tunaulizana kila mtu anatarajia nini mwaka mpya unao kuja Mwakauliopita wakauonaje vitu kama ivo ra Mwisho kabisa ambalo huwa napenda sana kulifanya ni ile kutoka pamoja Tunaenda nje Tunaenda kuchoma baruti Yani kitu kimoja nakipenda sana na saa hivi nataka nigundue kitu kipya Nataka kuanza kutumia zile drone ambazo zinachora maumbo hewani Nataka nijiaribu hivyo kwa Mwakampya unao kuja Mungu akisaidia Naeza kufanya hicho kitu.

Ndio natumia teknolojia ya sauti ya nahakikisha kwamba nachukua sauti ambayo iko sahihi, sauti ambayo haina kelele, tofauti ya kile ambacho nakizungumza muda huu. Na pia sauti hiyo ninauhakika kwamba, huwa nahakikisha kwamba inaweza kuenda kusikilizika vizuri kwa mtu yeyote ambaye ataenda kuisikiliza. Kwao huwa najali sana ubora wa sauti najali pia kutokuwepo kwa kitu kingine na nahakikisha kwamba sauti hiyo inakuwa inapeleka ujumbe na kwa uhakika zaidi kwa watu.

Na ndoto yangu kubwa nikuweza kusaidia watu wengine watokane na umaskini Natamani sana kupambana ili niweze kuwasaidia watu wengine watokane na umaskini Kila mtu aweze kujikomboa kiuchumi na hali ya maisha yaweze kuwa rahisi watu ambao ni ndugu zangu na watu ambao wananizunguka waweze kuwa na maisha mazuri Manake ukimsaidia mtu mmoja umesaidia zaidi ya watu kumi ambao wanamtegemea Kwa hiyo kwangu naamini kama ni kitu kimoja kizuri sana ambacho naweza kuja kukifanya ambacho natamani kukifanya pia napambania niweza kukifanya manake natamani kuwa na kampuni ambayo itajiri watu, manake wale watu watakaoajiriwa watakuwa na familia zao wataweza kuzidisha kupitia mimi lakini pia natamani sana kuwa na kuwapa msaada watoto yatima, kuwasaidia waweze kutokana na ile hali wasiwe wanajisikia kwamba kuna kitu wamepungukiwa na tamani sana kuweza kuwapa msaada kuwatoa kwenye hali moja kuwapeleka kwenye hali nyingine.

Mime binafsi napenda kuamuka mapema kabla jiwa alijatoka Lakini pia napenda kurala mapema ili kweza kupumzisha mwili na kutimizari masana Nijapumda mwingi na kuwaga nyemibano na vitu vingi vya kufanya Kuhuwa ina nilazimu ni cherewe kurala Lakini huwa napenda zaidi ni waini kurala ili nupumzisha mwili na pia huwa na cherewe kurala kusabu mda usiku kuna muda inabidi ni some Kuna mda inabidi ni angariye kama kuna fursa mbalimbari wali ambazo zanapatikana kwenye mtandao ilinize kujikumua kiuchumi kwa njia moja ama nyingine.

Huwa napenda kushirikia siku kuu ya kitu cha kwanza na chokifanya Huwa napenda kuamka mapema niende kanisani ni kamukabizi mungu iyosiku Pia nikitoka kanisani huwa narudi nyumbani Tunakaa pamoja na familia tunakula chakula chamchana pamoja na kuongea mambo mawili matatu Baada ya hapo nitatoka kuenda kutembea kwenye fukwe za bahari Kuna mda huwa napendelea nivuke kutoka nchikavu kwenye kisiwa ya kutoka bara kuna kwenye kisiwa kisiwa maaru alimarufu kwa jina lambudia Lakini nikitoka hapo pia huwa nakutana na marafiki zangu Tuna jadiri mambo mawili matatu Tuna sherehekea, tunaenda kucheza mchezo mbalimbali mfano kama ya game aMbayo Game zile za uhalisia na game nyingine kama za PS4 PS5 ya tunatumia mda mzuri sana na marafiki zangu Kutengneza mambo mema ili kuweza kupambana na haya maisha.

Mimi binafsi na pendlea kujifunza mambo mapia kwa anjia tofauti tofauti njia kwanza mbao hua naitumia njia kujifunza kwa watu wengine ambao ni konao karibu mbao wanajiuwe chukitu ambacho nataka kujifunza huo anajifunza kutoka kwa hau Una kupata uwelewa mzuri kutoka kwa hau Una kupata uzoefu mpia Lakini pia njia pili ambayo hua naitumia katika kujifunza mambo mapia huo anapenda sana kupitia YouTube ni social media ambayo inaposti video Mbae huwa inanisaidia mimi binafsi kujifunza vitu vipia vingi sana Kupitia hiyo huwa naweza kupata knowledge mpya uwelewa mzuri na kutengeneza misingi mzuri katika kazi na ufanya Lakini semu ngini mbae huwa unapendelea kujifunza huwa unapenda kufanya kozi za kulipia mfano kama kozi za kozera huwa unapenda kujifunza kule kama nilijifunza kule jinsi ya kutengeneza Uzoefu wa mtumiaji wa wa Systems za computer Lakini pia huwa napenda kuenda kujifunza kama zile CS50 ambazo zinatulewa na Harvard ni kozi fulani nzuri sana ambazo zimenijenga mimi kutoka Tuamode ya kuenda atuwa nyingine Lakini pia napenda kujifunza mambu mapia kupitia vitabu mbalimbari ambavu vipo Makara napenda kusoma Tafiti za watu mbalimbari Dunyani likuweza kujifunza vitu vipya zaidi Lakini pia napenda kujifunza mambu mapi kupitia kwa watu walifanikiuwa zaidi kuliko mimi ambayo hua napenda kutumia mdaangu kuenda kuangalia dokumentalism balimbari ambazo hua zinaunyesho kwenye televisheni tofauti tofauti Lakini pia kitu kingine ambacho hua natumia kujifunza vitu vipia ni kujitowa kuenda kufanya kile kitu hata kwa kujitolea kufanya bule Mfano mtu nafanya kitu ambacho mimi na kiitaji kuenda kujifunza huo nafunga safari na endele semna naomba wana naomba ni kusaidia kufanya itikitu ili tuweze kupata uzwefumipia kupitia wewe kwa yo kuwa na atumia njia gama izu.

Ndiyo huwa napenda kula popcorn ambazo kwa kiswahili tunaziita bisi. Popcorn ni huwaga ni nzuri sana kwa sababu hata madaktari wanashauri kuzila Huwa wanasema zinaenda kusafisha figo. Na muda ambao huwa napendelea sana kula popcorn ni muda ule wa hasa muda wa kwenda kuangalia movie. Huwa nafurahi sana kuangalia movie huku nakula popcorn kwa sababu zinanisaidia nisisinzie muda wa kuangalia movie pale cinema ya popcorn ni tamu sana. Na pia popcorn zinakuwa na ladha tofauti tofauti. Kuna popcorn ambozo zimetengenezwa popcorn kama popcorn kuna nyingine zinakuwa zina ladha ya vanilla, nyingine zina ladha ya strawberry ni tamu sana kwa kweli, mi binafsi nazipenda.

Huwa napenda sana kuimiza ushirikiano katika timu ili tuweze kufanya kazi kwa umoja na kwa bidii. Ushirikiano wa kwanza huwa nahakikisha unakwepo katika mawasiliano, yani sisi kama wana timu tunakuwa na mawasiliano amboyo yamenyooka. Kuweza kuambiana ukweli maali tunapokosea, kuweza kutangeneza maali ambapo, sisi kama timu tumekosea wote kwa pamoja. Lakini pia kuambiana ukweli, wapi tunatoka, wapi tunatakia kwenda pamoja na hiyo kazi. Lakini kitu kingine ambacho huwa na himiza tuweze kuwa na ushirikiano katika nidhamu Kila mtu anatakiwa kuwana nidhamu, kila mtu anatakiwa kumheshimu mwenziye katika kazi Vinginevyo kazi haitoenda na kazi itakuwa ni kazi mbaya na mwisho wa siku anaeze ikachukuliwa ni kama kazi fulani tu ya wahuni Kwa huo vitu kama hivo huwa vina tokea na vina tengeneza ushirikiano mzuri Kitu kingine mbacho hua tunafanya sisi kama timu kutengeneza ule ushirikiano mzuri huwa tunaandaa michezo nje na kazi. Ya, inafaa tueza tukaenda kucheza mpira katika fukwe za bahari. Hii kitu inatusaidia sisi kujenga ule umoja na kuonana kama sisi ni dugu. Lakini tukitoka hapa pia tunaeza kuenda kucheza michezo mbalimbali kama pool table. Michezo ya kukimbizana. Michezo kukimbia wakati umevaa mfuko. Kuulizana maswali. Kucheza michezo kama draft. Kuongelea kuhusu mpira. Vitu kama hivyo vinasaidia sana kujenga timu bora. Na mshirikiano ambao uko dhabiti.

Mimi binafsi napenda kusoma vitabu ambavu vinaweza kunipa motisha ya kufanya vitu vitabu vingi ambavyo napendelea kufisoma ni kama vitabu vya tajiri kutoka Babyloni vitabu vingi kuna mwandishi moja yuko Tanzania na ito wa Jiodina Nauka Kwa napenda kusoma vitabu vyake kwa sababu vinafanya mabadiliko makuba sana ya fikla zangu katika mtozamo wa kimaisha na vitabu hivi vingi pia huo vina nibadilishia jinsi ya kufikiria vitu Maanake navifikiria vitu tena katika jicho pana zaidi mfano kama kuna kitabu kimoja kinaitua fikiria kama monk ambacho kimendikuwa na mtu anaitua jesheti ni kitabu kizuri sana ambacho kinairezea ni njinsi ngani ambao natakia kufikiria vitu vizuri zaidi ya nusifikiria vitu katika njia hasi Natakia kufikiria vitu katika njia chanya Lakini pia vitabu vingine mbavo ni mewahi kufisoma, ni mesoma kitabu kimoja kinaitua Baba Tajiri na Baba Masikini ambacho kimendikuwa na Robert Kiyosaki ni kitabu fulani kizuri sana, mbacho kimenyooka na kinelezea jinsi ya kutoka kwenye ajiri mbaka kujia ajiri na kuweza kujitagimea zaidi maana watu wengi wanatagemea ilimu peke yake kunyea maisha Lakini ilimpeki yaki ito shilazima ungeza na kitu kingine cha ziada Hasa kwenye dunia leo ya saansi na teknolojia.

Mimi binafsi hali ya hewa ambayo naipenda ni hali ya hewa ya kawaida iwe ya wastani kusiwe na joto sana kusiwe na baridi sana Hali ya hewa hii ambayo inaweza ikanifanya niweze kutembea bila kuvaa nguo nyingi au kuvaa nguo chache nitavaa tu nguo za kawaida, natoka naenda sehemu yoyote ninayotaka kuenda bila kuwa na shida yoyote kutokwa jasho kusikia baridi kali Hii hali ya hewa ya kati, mara nyingi huwa inapatikana kipindi cha mvua yaani mvua ikinyesha halafu, mvua ikaisha kukawa na hali fulani jua liko kwa mbali na kuna kaubaridi kwa mbali. Huwa ni hali ya hewa fulani nzuri sana na kwangu mimi huwa naiona ni nzuri kiafya.

Mafanikio ambayo nimeyapata nikiwa kazini, kitu cha kwanza, nimejifunza vitu vingi vipya, nimeongeza uzoefu, pia kitu ambacho nimepata ambacho nakihesabu kama mafanikio, kujuana na watu ambao kutoka kwenye kazi, saa hizo wamebadilika mpaka wamekuwa marafiki na ndugu, ambao tunasaidiana katika shida mbalimbali za hapa na pale. Lakini pia faida nyingine nilioipata kutoka kwenye kazi, ni kusafiri sehemu nyingi na kujifunza vitu vingi Pia nimeweza kupata motisha ya kujifunza vitu vipya kila siku ili niweze kufikia malengo yangu fulani ambao nahitaji mimi binafsi kuyafikia. Kwa hiyo mafanikio ambao nimepata mengine tunaweza kuhesabia, ni kuwa na ukaribu zaidi na teknolojia, maanake ninavyofanya kazi, kazi yangu pia inatagimia sana teknolojia Huwa najifunza vitu vingi kupitia teknolojia. Pia nagundua fursa nyingi zaidi, kadiri siku zinavyozidi kuenda kupitia teknolojia. Na imenibadilisha kutoka kuwa mtu ninayefikiria kufanya kitu, mpaka kuwa mtu ambaye nafanya kitu saa hivi Naweza kufanya vitu kama kufanya translation ya kubadili ya kufanya translation kutreni akili hunde, akili mnemba. Ni mafanikio makubwa sana ambayo nimeyapata.

Mimi nashughulika na muda wa kazini kirajisi sana, kwa kusabu kazi zangu zote huwa nazipanga kwa muda maalum. Mfano kama na naingia kazini saa moja mpaka saa nane, natakiwa kufanya kazi ndani ya masaa nane. Basi huwa nagawa yale masaa yangu nane kwa muda wa masaa mawili mawili. Na kama kazi inakuwa ningumu zaidi huwa naweza kuipa masaa matatu mbaka maane ili niweze kuikamilisha kabla ya muda wake wa mwisho kufikia. Na hii hali inani saidia mimi kuweza kumaliza kazi mapema. Maana yake bila kupanga muda maalum kufanya kazi sitoweza kufanya kazi vizuri. Lakini pia na kuwa na mipaka na watu wengine mfano kufanya kazi ya mtu mwingine wakati wewe unatakwa kufanya kazi yako mda huo. Kwa huwa sichukui kazi ya mtu mwingine nafanya kazi yangu. Nitatoa msaada tu endapo kama nitakuwa niko huru sina kazi yoyote. Ndiyo naweza nikatoa msaada kwa mtu mwingine kumsaidia kufanya kazi yake. Lakini huwa sifanyi kazi ya mtu mpaka nihakikishe vitu vyangu mimi vimekaa sawa. Kwa sababu ukisema uruhusu kufanya kazi ya mtu maana yake tayari anachukua muda wako kwa hiyo muda wa unakua huwezi kuutumia vizuri. Kwa hiyo mda wako unautumia kwenye vitu vya watu wengine kitu ambacho hakiwezi kikakusaidia.